Viatu ninavyo vipendelea ni viatu vya michezo. Ni na vipenda kwa sababu kadhaa zinazo husiana na faraja matumizi na mitindo ya maisha ya kila siku. Viatu hivi ni venye faraja kubwa sana. Huttengenezwa kwenye nyenzo laini na nye pesi zinazosaidia mguu kupumua na kupunguza uchofu hasa mtu anapotembea au kusimama kwa muda mrefu. Hii huwafanya wafae kwa matumizi ya kila siku kama kuenda kazini, shuleni au matembezini. Viatu hivi vinafaa kwa shuguli nyingi. Viatu hivi unaweza kuvitumia kukimbia, kufanya mazoezi, kutembea umbali mrefu au hata kwa matembezi ya kawaida. Hii inaonesha kuwa hivi ni viatu vya matumizi mseto, tofauti na viatu vingine vinavyo tumika kwa hafla maalum pekee. Viatu hivi vina mitindo ya kuvutia na huja katika rangi, maumbo na miundo tofauti. Hivyo mtu anaweza kuchagua kulingana na ladha yake binafsi. Vipo viatu vya kisasa, vya michezo au hata vile vinaweza kuvaliwa na mwavazi ya kawaida. Jambo linalovyo vifanya, vipendwe na vijana wengi. Viatu hivi vina saidia kwa afya ya miguu. Viatu hivi huwa na soli laini na inayo nyumbulika ambayo husaidia kupunguza msukumo unaopatikana wakati wakutembea au kukimbia. Hii hupunguza maumivu ya miguu, magoti na mgongo. Kwa upande wa kisaikolojia na kijamii, viatu hivi huwakilisha uhuru na maisha ya sio na mkazo mkubwa, huvaliwa na watu wa rika zote na huashiria maisha ya kisasa ya ufanisi na uhamaji. Napenda viatu hivi sana kwa sababu ni viatu vina vyotoa faraja, vina tumika katika shuguli nyingi, vina mitindo mzuri na vina changia afya ya miguu. Ni viatu vina vyofaa maisha ya kila siku wa mtu wakisasa.

Zana za ki digitali ni nazotumia kila siku ni mbali mbali na kila mmoja inamchango muhimu katika mawasiliano, kazi, elimu na kupata tarifa. Kwanza, simujanja ni zana muhimu zaidi. Kutumika kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi na kutumia mitandao ya kijami kama WhatsApp, Facebook na Twitter. Pia, natumika kupiga picha, kurekodi video, kutumia ramani na kufanya malipo ya kidigitali kama ya Mpesa. Simujanja huweza mtu, huwezesha mtu kufanya mambo mengi kwa kifaa kimoja. Computer pia ni zana muhimu kwa kazi na masomo. Kutumika kuandika nyaraka kwa kutumia programu kama Microsoft Word au dokumenti za Google. Kutengeneza mwasiliano kwa PowerPoint kufanya utafiti mitandaoni na kufathi tarifa. Kwa walimu, wanafunzi na wafanya kazi wa ofisi ni kompyuta ni kifa cha lazima. Internet ni zana ya msingi inayo unganisha zana zote za kidijitali. Pia interneti inaweza kupata tarifa kwa haraka, kujifunza kupitia kozi za mitandaoni, kutuma barua pepe, na kufanya mikutano ya mitandaoni kupitia Google Meet au Zoom. Interneti imebadilisha namna tunavyo fanya kazi na kujifunza barua pepe ni zana rasmi ya mawasiliana kutumika kuwasiliana kikazi, kutuma nyaraka na kupokea tarifa muhimu barua pepe ni ya kitaalamu zaidi ukilinganisha na mitandao ya kijamii Programu za kuhifathi na kushirikisha faili mitandaoni kama Google Drive na Dropbox hutumika kuhifathi nyaraka kwa usalama na kuzifikia wakati wawote na popote. Zana hizi usaidia kuepuka kupoteza tarifa muhimu. Mitandao ya kijamii ni zana ya mawasiliano na tarifa pia na hutumika kuwasiliana na marafiki kupata habari, kujifunza na hata kutangaza biashara. Pia husaidia kujenga mitandao ya kijamii na kitaaluma. Zana za kujifunzia na zanishaji wa kazi kama YouTube na Google Classroom na programu za uhariri kutumika kupata marifa mapya na kuanda kazi zenye ubunifu. Zana za kijijitali zinazotumiwa kila siku unisaidia kwasiliana kwa urahisi, kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza kwa haraka na kuendana na dunia ya kisasa za kiteknolojia. Bila zanahizi maisha ya kila siku yenge kuwa magumu zaidi.

Kipindi cha televisheni nikipendacho zaidi ni habari. Habari ni jambo muhimu sana ama ni kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Habari huweza kutujulisha mambo mengi sana. Jambo la kwanza habari huweza kutujulisha kuhusu hali ya nchi, kuhusu vipi ambavyo serikali inatekeleza wajibu wao katika nchi, jinsi wanavyo uza sera zao, jinsi wanavyo fanya kazi na ambazo wananchi wamewachagua wafanye. Pia katika hali ya nchi inaweza kukujulisha vitu kama ajali na ambazo zimetendeka Hali ya barabara ambavyo ziko, jinsi gatuzi zinachukuliwa ama jinsi mambo yanavyo tekelezwa pale mahospitalini kule makanisani, kule viwandani, yaani mambo ambayo yanaweza kukuelimisha na kukujulisha mambo mengi sana kuhusu nchi Jambo lingine ni kuhusu michezo, yaani habari zinaweza kukuambia kuhusu michezo, aina kathaa kama mipira, kandanda, kuna baskeitboli, netiboli, pale kuogelea, michezo kama hiyo, pia habari zinaweza kukueleza kuhusu kazi, yaaani mahali kuna kumetengwa kazi ambazo vijana ama watu wanaeza kunda kupata kazi ama ajira Niposa waweze kupata vikila kitu ama vitu vyote katika maisha yao ambavyo wanahitaji Kwa hivyo ni muhimu sana kusikiliza habari.

Kulingana na mimi kuandika kwa kompyuta ni vya mazaidi. Mbona, kuandika kwa kompyuta, kunaweza kumwezesha mtu kufanya kazi kwa urahisi kabisa bila kuchoka, bila kuchosha mwili sana. Kompyuta, unapoandika kwenye kompyuta kufuta kazi ambayo labda umeandika vibaya ni kwa urahisi sana. Kwa maana kuna mahali ambapo pametengwa, ukipafinya, basi panaweza kufuta kazi ambayo umefanya vibaya na kwa hivyo unaweza kuiandika tena. Pia kompyuta hauhitaji kununua vifaa vingi, kubeba vifaa vingi, mara sijui kuna kalamu, mara kuna vitabu. Kompyuta haihitaji hayo. Yani kompyuta ni kazi safi kwa maana hauna hakuna mahali unaeza chafua. Yani kazi yako inakua safi, inakua kazi ambayo inavutia na kazi ambayo ni safi Yani haina uchafu mwingi kompyuta pia, kompyuta ni jambo ni kazi katika kompyuta inaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu sana bila kuharibika ama bila kufanywa kitu chochote na pia unaeza regelea pale ukitaka kuongeza mambo mengine ambayo Unataka kuongeza kwenye kazi yako Unaweza ongeza kwenye kompyuta kwa urahisi Kwa maana unarudi pale kwenye kazi Unaifanya, unaongeza mambo muhimu na kwenye kompyuta pia unafinya na unaweza kuhifadhi tena Kwa hivo kompyuta ni kitu cha muhimu sana na unaweza kuifanya kwa urahisi kutumia kompyuta kazi inakua rahisi kabisa.

Mimin hupenda sana kamka najua. Kamuka najua inamanisha nini? Kwamka najua inamanisha kwamka alfajiri na mapema kabisa kabla jogowa kwanza kuwika. Basi, unapo amka subuhi najua ni muhimu ni vizuri sana kwa mwili wako. Kwa maana mwili wako unakua umetulia, unautulivu kutokana na usingizi ambao umeshalala. Kwa hivyo mwili wako umeamuka asubui ukiwaza vyema ukiwaza vipya Kwa hivyo ukiamuka asubui najua unaweza kufikiria haraka mambo ya naweza kusonga kwa uharaka Yani mambo ya naweza kufuatilika vizuri Kwa maana akiliyako iko vizuri umesimama tisti Yani umelala umepumzika ya kutosha kuamka anajua ni vizuri, wajua kulala mapema mtu anaweza lala mapema akiwa amechoka na ashindwe kuamka mapema Kwa ivo kuamka na jua ni muhimu sana kwa mana inawezesha mtu kukua ametulia, anautulivu wa rumoyo, anautulivu wa roho, anautulivu wa mwili misuli Yani imetulia, misuli yake iko vizuri. Kama likuwa na uchovu, likuwa ametoka kazini, basi amesha tulia, amesha pumzika. Na anaweza kuanza siku yake vyema. Anaweza kufikiria viema. Anaweza kutilia manani katika kamkataba yani katika rutini yake. Naweze kukuza tajriba.

Nchi ambayo nyingependa kuitembelea sana sana ni nchi ya Afrika kusini. Nchi ya Afrika kusini inapatikana katika Afrika na nipale kusini mwa Afrika ndo maana ya itwa nchi ya Afrika kusini. Nchi ya Afrika kusini ni nchi ambayo ni nzuri sana na naitamani sana kwa maana ni nchi ambayo wanahifadhi tamaduni zao sana. Pale nchini mle unapata ya kwamba kila kabila wanaweza kuhifadhi tamaduni zao zile za mababu zao zile za enzi za kale na wanaweza kuzikuza na kuziendeleza na hawa jachukuliwa na mambo ya pale wingirezani ama ya pale ambapo si Afrika. Yani wamekuza talanta zao kukuza kutoka kwa utamaduni wao nchini mle pia kuna maendeleo mengi sana pale kuna viwanda vingi Yani kwa hivyo kuna ajira mengi pia Kuna gatuzi, kuna vifavia, kuna maeneo ya kuhifadhi wanyama pori mengi sana Kwa hivyo kuna watali wengi mle Kuna milima, kuna mabonde, kuna ziwa, kuna bahari Yani pale kuna watu ambao ni wema kabisa Wanakuza kabisa watu na wanahusiana vizuri sana na watu hawana ubaguzi, warangi ya watu Kwa hivyo nchi mle ni kuzuri sana na ningependa kukuona kule Kwa maana kuna furaisha na kuna ridisha mwa ya mtu na nikifikiria safari hiyo na furahia sana kwa maana na jua nikifika pale nitafurahia sana na nitakuwa mtu wa manufa sana katika nchi ile.

Wakati wa furaha, mtu hujisikia raha na msisimuko wa kipekee unawatokana na hali au tukio nzuri. Unajifurahisha kwa njia mbali mbali kama vile kicheko kisicho na kikomo, hisia za moyo kujaa shukrani na upendo na mwili kuonesha ishara za furaha kama kurukaruka, kuimba au pia kucheza. Furaha uleta mwanga wa matumaini na kuondoa huzuni na mara nyingi huwasilishwa kwa tabasamu la kweli. Mazungumzo yenye shauku pia na kushiriki wakati mzuri na watu unaowapenda. So kwa ujumla mtu anajifurahisha kwa kuwa na amani ya ndani kuishi sasa kwa moyo mkunjufu na kuishi ama na kuhisi umeunganishwa na dunia ya watu waliokuzunguka Kwa hivyo katika wakati wa furaha mimi najifurahisha kwa kucheza michezo ya kuigiza Basi kwa maana mimi ni muigizaji Kwa hivyo wakati wa furaha napenda kuwafurahisha watu, kwa maana unapoigiza unakua, unawasisimua watu, unawafurahisha watu, unaleta watu kwa pamoja, yaani mnakuwa kama kitu kimoja. Kwa hivyo wakati wa furaha ni vizuri, mtu anapo jivinjari na kufurahisha watu.

Filamu ninazozipenda, ninapenda filamu za aina kadhaa. Aina ya kwanza ni filamu za hadithi za kibinadamu. Filamu hizi huangazia maisha ya watu, changamoto zao na mahusiano yao. Zinapenda sana kwa sababu zihutowa hisia halisi na kutufundisha mambo kuhusu maisha na utu. Aina ya pili ni filamu za vichekesho. Filamu za vichekesho ni burudani nzuri. Zina nifanya nicheke na kusahau matatizo ya kila siku zina toa raha na furaha kwa njia ya ucheshi wa hali ya juu Filamu aina ya tatu ni filamu za kusisimua Basi hizi ni filamu zenye msisimuko wa vita na matukio ya ajabu ya nayovutia zina pendeza kwa sababu huleta msisimuko mkubwa na kuondoa msongo wa mawazo Filamu aina ingine ni filamu za sayansi na falsafa Filamu hizi hutoa mawazo mapya kuhusu sayansi, teknolojia na ulimwengu wakijima gari zinavutia kwa sababu zinapanua mtazamo na kuleta ubunifu Ainaingine ya filamu ni filamu za hekaya na historia filamu hizi zinafundisha historia ya na maisha ya watu waliokuwa na mchango mkubwa Zinaeleza jinsi walivyoishi na mambo, walivyofanya mambo yao na jinsi na ambavyo walijibeba Basi nazipenda kwa sababu zihutoa maarifa na heshima kwa yaliopita Kwa hivyo hizi filamu zote ninazo zipendelea ni filamu ambazo zinasaidia mtu sana kwa kukuza katika kila kitu cha maisha au jinsi na ambavyo unajibeba katika kila siku na katika maisha yako ya kihali na kikila siku.

Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa ufanisi kunahitaji mbinu mbalimbali zinazojumuisha mawasiliano mazuri kuheshimiana na kuelewana. Jambo la kwanza, mimi huwa na mawasiliano ya wazi na yenye heshima. Kila mara nahakikisha mawasiliano yangu ni wazi ya kueleweka na ya heshima. Hii inasaidia kuepuka mizozo na kutengeneza mazingira ya kuaminiana ambapo kila mtu anaweza kueleza mawazo na hisia zao bila hofu. Mimi pia husikiliza kwa makini. Kushirikiana kwa mafanikio, kunatokana na uwezo wa kusikiliza wengine kwa makini, kuelewa maoni yao na kuthamini mchango wao pia. Hii huongeza ushirikiano na kuleta uvumbuzi mpya. Jambu lingine ni mimi huweka malengo ya pamoja. Ninalenga kuweka malengo yanayokubalika na kila mshiriki katika timu ili kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake na anafanya kazi na kwa lengo moja. Hii huimarisha mshikamano na kuongeza ufanisi. Pia mimi hushirikiana kwa uadilifu na wajibikaji. Kila mtu anatakiwa kuwa mwaminifu na kuwajibika kwa majukumu yake. Mimi ninahakikisha kuwa nina uwazi wa kuwajibika katika michango yangu ili kuunga mukono jitihada za pamoja. Mimi pia hujifunza na kubadilishana na mawazo. Ushirikiano mzuri unahusisha kubadilishana maarifa na uzoefu ili kila mtu apate fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi wake. Hii pia huongeza ubunifu na ubora wa kazi. Mimi pia huweza kutatua migogoro kwa amani. Migogoro ni sehemu ya kawaida katika ushirikiano. Na hivyo ni muhimu kuyatatua kwa njia ya majadiliano ya heshima na kutafuta suluhisho la pande zote. Pia mimi kuheshimu tofauti. Kila mtu ana mtazamo kwa asili tofauti. Kuwaheshimu na kuthamini tofauti hizi kuongeza utulivu na mshikamano katika timu. Kwa hivyo, kazi ya ushirikino ninaifanya kwa moyo wa dhati kwa kuzingatia maadili ya heshima uwazi na mshikamano ili kufanikisha malengo ya pamoja kwa ufanisi na furaha.

Mimi huchaji kifaa changu mara mbili kwa siku Kifaa changu mimi huwa sikitumii sana kwa hivo kinaweza kuhifadhi moto ama kinaweza kuhifadhi chaji kwa muda mrefu Mara na ambazo mimi huchaji simu yangu ni asubuhi mapema alfajiri na mapema pindi tu jua linapo linapo paa ili niweze kuanza siku yangu vyema nachaji simu yangu mpaka inajaa chaji na inapo jaa moto basi mimi huweza kuitoa na naitumia kwa pole pole kwa utaratibu na kulingana na ambavyo nimeipanga siku yangu iwe kama siku yangu basi nimeshikamana sana Kifaa changu naweza kichaji kwa mara moja Kwa maana sita weza kukitumia sana na kwa hivyo kitaweza kuhifadhi chaji hiyo kwa siku mzima na kama sijashikamana sana basi inaweza kuchaji kwa mara mbili ama tatu Kwa maana nitaitumia, nitakitumia kifaa hicho sana nitakitumia kwa mara kadhaa, nitakitumia kila mara ambapo Sifanyi kitu ambacho kina ni kilaweza kuniweka mbali na kifaa hicho kwa m Kwa kuwa ni vizuri kutumia kifaa wakati waku jiburudisha na kwa hivyo mimi huchaji mara moja mara moja kama ni meshikamana sana mimi huchaji mara mbili kama sija shikamana ama mara tatu inategemea na jinsi ambavyo nimepanga siku yangu ama jinsi na ambavyo siku yangu ipo ama jinsi na ambavyo nimejipanga kutumia kifaa hicho. Naam.

Kueka neno siri salama ni muhimu sana ili kulinda taarifa zako binafsi na kuuzia kuzuia upatikanaji usiyodhinishwa. Hapa ni njia ambazo mimi hueka neno siri salama na jambo la kwanza ni kuwa mimi hutumia neno siri nguvu. Nimechagua neno siri lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalum. Hii inaniongeza ugumu wa kusahau au kudukuliwa, yaani mtu hawezi kuipata kwa urahisi. Njia ya pili ni kuepuka kutumia taarifa rahisi kujua, yaani mimi sijatumia taarifa kama majina ama tarehe za kuzaliwa, ama nambari ya simu au maneno rahisi kama moja mbili tatu, kwa maana hilo ni jina rahisi. Kitu la tatu ni kuwa mimi nimetumia neno refu ama unatumia neno refu neno siri lenye urefu wa angalau herufi kumi na mbili lina usalama zaidi kuliko lenye kifupi maneno mrefu yanayochanganya herufi na alama ni ngumu kuthibitisha kwa rahisi Jambo lingine ni kuwa mimi hutumia msimbo wa kiujumla Badala ya Neno siri moja la kawaida ninatumia mchanganyiko wa maneno mawili au matatu yasio husiana moja kwa moja. Jambo lingine ni kuwa mimi hutumia meneja wa Neno siri. Programu hizi husaidia kuhifadhi na kusimamia Neno siri mbalimbali kwa usalama na kukusaidia kuunda Neno siri tata bila kusahau. Jambu lingine ni kuwa mimi hutumia menedja wa nenosiri. Kama mimi usitumie neno siri moja kwenye tovuti zote ili kuepuka hatari za kuingiliwa mara moja kwa kutumia neno siri moja tumia neno siri tofauti kwa huduma tofauti Kitu ingine ni kuwa mimi hubadilisha neno siri mara kwa mara Hii usaidia kupunguza hatari kama neno siri lako linapojulikana na mtu ku mwingine bila idhini Naam.

Kumbukumbu ni mambo ambayo mtu anaweza kukumbuka na ambayo ya lifurahisha na ambayo bado mtu ameweka kwenye akili mpaka hivi sasa. Basi kumbukumbu ambazo ninazo zangu za shule ni mingi sana na zilikuwa nzuri zote. Kumbukumbu ya kwanza ninayokumbuka ni wakati na ambayo nilipatana na marafiki zangu pale shuleni. Basi nao tukaweza kukua kwa pamoja, tukaweza kuishi pale shuleni kwa pamoja, kwa uzuri, kwa mheshima na kila mtu akaweza kujuana na kueza kusaidiana katika hali moja na nyingine. Baaz, kumbukumu nyingine ni wakati wa michezo. Baaz, pale michezoni tuliweza kupatana na shule zingine na tuliweza kucheza pamoja nao na kueza kubaini mshindi katika finali na hiyo ilikuza utangamano katika shule na katika wanafunzi. Na basi kumbukumbu nyingine nzuri ninayokumbuka ya shule ni chakula kizuri ambacho tulichokuwa tukipikiwa pale shuleni. Pia kumbukumbu nyingine mzuri ni walimu ambao walikuwa wakiweza kutufunza vizuri, waliweza kukuja na kutupa maarifa mengi, waliweza kuja kutupa ujuzi na kueza kutusaidia na kueza kutueleza jinsi na ambavyo maisha ya takua hata baada ya shule. Basi kumbu kumbu hizo zinaweza kusaidia mtu mpaka hivi sasa kwa mahana hizo kumbu kumbu hizo zinaweza mtu anapo zikumbuka anaweza kuthamini kama alimsikiza mwalimu wake basi anaweza kuwa amesaidika na kama hakumsikiza basi anajiweka katika wembe na anaweza kuwa katika shida. Basi kumbu kumbu hizi zinaweza kunisaidia sana na zinaweza kunikuza hata sasa.

Tabia ni ipendayo kwa wengine ni heshima. Kama sisi wote tunavyojua, heshima si utumwa. Basi hii ni tabia ambayo inaweza mtu kujikuza na inaweza kufanya mtu aweze kuwekwa katika kiwango cha watu ambao wanamadili, wanamarifa na watu ambao wanaweza kujikuza kibinafsi. Heshima inaweza kukuweka katika viwango ama kitengo ambacho ni cha watu wenye pia tajriba kwa maana heshima haibagui miaka, haibagui umbo, haibagui wewe rangi. Heshima ni tabia ambayo inafaa iigwe na kila mtu basi naam tunapo iga tabia hii ama tunapo kuwa na heshima, tunaweza kupenda, tunaweza kukua na upendo, tunaweza kukua na umoja na tunaweza kujikuza kwa upendo na vitu zingine mingi.

Kusasisha vifaa vyangu ni jambo muhimu sana ili kuhakikisha vinatumika kwa ufanisi na kwa usalamu kawaida ninafanya masasisho haya mara kwa mara kulingana na aina ya kifaa na mahaitaji yake Kifaa cha kompyuta na simu hivi karibuni, ninahakikisha kusasisha programu za mfumo wa wendeshaji na programu tumishi angalau mara moja kwa mwwezi au pale inapopatikana sasisho rasmi. Hii husaidia kuondoa kasoro, kuongeza utendaji na kulinda vifaa dhidi ya hatari za usalama. Programu na app, programu za simu na au kompyuta ninasasisha mara kwa mara. Mara nyingi kila wiki au mara mbili kwa mwezi ili kupata vipengele vipya na usalama bora. Vifaa vya kielektroniki vindogo kama vile saa za mkononi au vifaa vya nyumbani. Hivi mara nyingine masasisho yanaweza kuwa nadra kindogo lakini kawaida hupatikana mara chache kwa mwaka. Ninahakikisha kufuatilia tarifa za mtengenezaji na kusasisha mara inapohitajika. Kwa hivyo kwa jumla, ninajitahidi kufanya masasisho mara kwa mara, haswa pale linapopatikana sasisho rasmi au arifa za usalama ili kuhakikisha vifaa vyangu vinafanya kazi kwa ufanisi na vina usalama wa hali ya juu.

Mziki ninao usikiza mara nyingi sana ni mziki wakumsifu yesu ni mziki wakusifu. Mziki huu ni mziki ambao unatuliza moyo, unatuliza mawazo, unampa mtu fikra nyingine na ujuzi mmpya kuhusu mambo ambao yanavyo fanyika. Ama mambo yanavyoendelea katika maisha ya mwanadamu. Basi yanaweza kumpa mungu shukrani ya naweza kumsifu, ya naweza kumtukuza ya naweza kumuhimidi na kumwambia kwamba yeye Hakuna mungu mwingine kama yeye basi mziki huo unaweza kunipa motisha ya kila siku Unaweza kuniwezesha kuamka kila siku nikiwa na matumaini Unaniwezesha kuamuka kila siku nikiweza kujua ya kwamba ninaye mtu ninaye mwombaji ninae tegemea na kwa hivyo unatuliza moyo mziki huyo unapua mtu mawazo tofauti na unaweza kumpa mtu marifa mengi mtu anaweza kufikiria mambo mingi na mziki kama huo mtu anaposikiza kwa mara ya kwanza anaweza kuambia tofauti ya mziki huo na mziki mwingine kwa maana mziki huo unaposikizwa, unatulia kwa maramoja unaweza kumeditate, yani unaweza kufikiria kwa makini na kuingiza maarifa hayo pole pole na unaweza kuyatathmini katika akili yako na unaweza yani kutafsiri na kuona kwamba enyewe hapo ni ukweli kwamba muziki huo unasema ukweli na muziki huo unaongeza mawazo na majuzi ya mtu kuhusu mambo ya kawaida na mambo ya kiungu.

Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Mwezi wa disemba kama inavyo julikana katika nchi mingi ama katika ulimwengu ni mwezi ambao watu huweza kusherehekea, sherehe za aina tofauti kama vile kuzaliwa kwa yesu kristo na sherehe zingine kulingana na nchi yenu na kulingana na mahali unapotoka. Mwezi huu basi ni mwezi ambao huweza kuleta watu pamoja, watu wanaweza kutangamana, watu wanaweza kuonesha upendo kwa kukaa pamoja, kula pamoja, watu wanasafiri pamoja kuenda kwa mafamilia zao, wanaweza kuenda kupatana na familia zao ambao hawajaweza kupatana kwa mwaka mzima, wanaweza kula pamoja, wanachinja pamoja, wanakaa pamoja na kufurahia. Basi mwezi huu unajulikana kama mwezi ambao niwaupendo zaidi Kwa maana mwezi huu unaweza kuleta watu wote Haihitaji haufahamu ya kwamba kuna mabaya Mwezi huu unaleta furaha, unaleta amani, unaleta uzuri ambao Kila mtu, kila mahali anafuraha hata iwe hali ni ngumu Basi mwezi huu katika mwezi huu kila mtu anaweza kukua na furaha Basi mwezi huu ni bora zaidi pia kwa maana watu wanaweza kupumzika ni mwezi ambao watu wanaacha kazi zao, wanakaa na familia zao na kupumzika ili waweze kulaki mwezi mwaka mwingine mpya Kwa maana huu ni mwezi wa mwisho katika mwaka Kwa hivo mwezi huu ni bora zaidi kulingana na mimi na mwezi huu ni mwenye mafanikio na ni mwezi mwenye upendo na ni mwezi ambao kila mtu anafaa aupende zaidi kwa moyo mmoja.

Mfumo wa usalama wa vidole unajulikana kama skana ya alama za vidole ni teknolojia inayotumika sana katika vifaa vya kisasa kama simu za mkononi, kompyuta za kibebeka na vifaa vingine vya kielektroniki ili kulinda taarifa binafsi na kuwezesha ufikiaji salama. Nina hakikisha kutumia mfumo huu kwa usalama kwa sababu unatoa faida kama usalama wajuu Basi alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu Hivyo mfumo huu huzuia watu wasiodhihinishwa kupata taarifa zako au kutumia kifaa chako Jambo la pili ni urahisi na haraka badala ya kuingia neno siri ndefu kila mara mfumo huu unaruhusu kufungua kifaa au programu kwa haraka kwa kueka kidole chako tu. Jambo lingine ni kupunguza hatari za usalama kwa kutumia alama za vidole. Hatari ya kusahau nenosiri au kuibiwa kwa nenosiri hupunguzwa basi kwa maana unaweza kukitumia tu kidole kufungua. Jambo lingine ni ushirikiano na teknolojia nyingine za usalama. Mfumo huu mara nyingi hutumika pamoja na uthibitishaji wa vidokezo viwili kuongeza ngazi ya usalama. Mabasi mtu hawezi kwa maana kidole ni chako peke yako ambacho unakitumia. Kwa hivyo kwa ujumla kutumia mfumo wa usalama wa vidole ni njia bora ya kulinda vifaa na taarifa zako kwa usalama wa hali ya juu na urahisi mkubwa.

Matumizi ya plastiki katika ulimwengu huu ya mekua na madhara mingi sana katika maisha ya mwanadamu. Matumizi haya ya plastiki ya naweza kuleta madhara mingi katika maisha na sisi sote tuafahamu kuwa madhara hayo ya naweza hata kuangamiza ama kukatiza maisha ya mwanadamu. Basi ili kupunguza matumizi ya plastiki, jambo na ambalo mtu anafanya kwanza ni kuzuia kununua kitu na ambacho kinicha plastiki. Unaweza kuekewa katika vifaa viingine ambavyo sivya plastiki na ambavyo vinaweza kuhifavi vitu. Sio lazima utumie kitu ambacho nicha plastiki. Kwa maana wajua plastiki ata unapo itupa inje, plastiki haiwezi ikaoza kwenye mchanga, plastiki hubaki pale, pale mbaka pindi itakapo, tupwa mahali pengine ama ichomwe. Na unaona plastiki inapo chomwa pia ina madhara mengine plastiki ikichomwa inaharibu hewa Kwamaana inatoa moshi ambao haufurahishi moshi unawo haribu hewa moshi ambao pia uneza unawangamiza mimea na kwa hivo utumizi wa plastiki ni jambo baya sana na ambalo halifai kuendelezwa Utumizi wa plastiki unafaa kuletewa suluhisho lingine na vitu vingine vinafaa viletwe ambavyo vinafya utumika na ambavyo vinafya weza kutupua na weza kuoza vizuri katika mchanga. Kwa maana plastiki inaharibu mazingira, inafanya mazingira yasivutie na inafanya vitu vikae kama haviko visafi. Kwa hivyo plastiki inafaa, itupwe mbali na iwekwe mbali pia na watoto ili isiweze kuangamiza.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni Biblia. Biblia ni kitabu ambacho kinaweza kueleza mambo kadhalika na mambo yalivyo tendeka pale awali na mambo ambavyo mungu anataka tuishi katika hali hii na katika ulimwengu huu. Kitabu hiki kinapeana historia ya jinsi watu walivyo ishi na miujiza ambayo mungu aliweza kuyafanya na akaweza kumtuma mwana wake wapeke. Kitabu hiki kinaweza kutueleza kuhusu wa husika wengi sana ambao tunaona maisha yao jinsi, historia yao jinsi walivyo ishi, jinsi walivyo kuwa, jinsi walivyo pigania nchi zao, jinsi walivyo msikiliza mungu, jinsi walivyo mtii na jinsi walivyo ongozwa kuelekea hata mpaka jangwani na jinsi walivyo ishi Kuna wengine ambao waliuza vitu vyao Kuna wengine ambao kwa hivyo ina ambiana hadithi ambazo ni mingi sana na hadithi ambazo zinaweza kutuonyesha ya kwamba tunafaa kuishi katika mtindo fulani.i ili tuweze kukaa na ili tuweze kufuata kanuni na sheria za mungu Basi tunazopota tunazo tunapofuata kanuni hizo zinazo zinazo ambazo zimeandikwa katika kitabu hicho Tunaweza kuishi kwa amani na tunaweza kukuza talanta na vipaji vyetu na karama zetu na tunaweza pia kukakaa kwa pamoja na kusikiza watu ambao wana tusaidia katika maisha haya. Basi tuna posoma kitabu hiki kinaweza kukuza pia ki kiroho na kitabu hiki ningependa kukisoma kila mara kwa mara kwa maana kinasaidia sana katika maisha kibinadamu. Aliye nishauri kuhusu kitabu hiki ni mzazi wangu alipo nipeleka kanisani na basi mhusika ninaye mpenda kabisa katika kitabu hiki ni Yesu Kristo.

Naam, nimeweza kutembelea ziwa na pia nimeweza kutembelea mto ziwa ni hifathi kubwa la maji ambalo si kubwa sana Lakini ni kubwa kiasi kwamba huwezi kuona mwisho hule mwingine Kathalika, mto ni hifathi la maji ambalo maji yanaenda ama yanaweza kuenda kutoka jiamoja mpaka nyingine yanafuata mkondo ili yaweze kuelekea labda kwenye ziwa na basi hiyo ndiyo tofauti kati ya ziwa na mto mto maji yanatiririka na yanafuata mkondo bali ziwa maji yakot isti yamekaya yametulia na basi maji kutoka mtoni yanezakuwa ya nenda pale kwenye ziwa Kwa maana maji ya mto yaneza hifadhiwa kwenye ziwa Basi ziwa huweza kuwa ni hifadhi kubwa ambalo pia wanyama wanezaishi pale kama samaki na pia kwa hivyo kwenye ziwa wavuvi wanaenda kufua samaki kwenye ziwa kutumia melikebo zao, kutumia boti zao na basi kwamba ziwa huweza kupapa watu chakula ziwa badu huweza kuwavutia watalii na kuna maziwa pia ambao watu wanatembea ili kuonja maji Kuna yale ambao maji yao ni ya chuvi na kuna yale ambao maji yao ni safi Yani hawe yanamanisha kwamba ya na mahali maji ya naingilia na ambapo maji ya natokea Kwa hivyo mto unatiririka na unapeleka maji kufuata mkondo kwenye ziwa na basi ziwa basi nalo ni hifathi kubwa la maji ambalo linaweza kuhifathi maji yanayoka na yanayotulia pale.

Kuboresha michakato ya kazi ni hatua muhimu kwa kuongeza ufanisi, kupunguza makosa na kufanikisha malengo kwa haraka zaidi. Hapa nimeeleza kwa ufasaha jinsi ninavyo boresha michakato yangu ya kazi. Jambo la kwanza ni kufahamu na kuchambua michakato ilio mzuri. Kwanza, ninaangalia kwa makini kila hatua ya kazi ili kuelewa kinachofanyika na kutambua maeneo yanayo hitaji maboresho. Hii inaweza kufanywa kupitia uchunguzi wa kina au maoni ya wale wanaohusika moja kwa moja. Jambo la pili ni kueka malengo mahususi na yanayopimika. Ninalenga kuweka malengo wazi, mahususi na yanoweza kupimika ili kila mtu anayehusika ajue kinachotakiwa kufanikishwa na kwa muda gani. Jambo la tatu ni kutumia teknolojia na zana zaidi. Ninatumia teknolojia kama programu za usimamizi wa miradi, zana za mawasiliano na automistering ili kupunguza kazi za mikono na kuongeza kasi ya kazi na uhasisi wa kazi. Jambo lingine ni kuongeza mawasiliano na ushirikiano. Basi kuhakikisha kuwa timu inashirikiana vizuri kwa mawasiliano ya wazi mara kwa mara ili kuepuka mizozo na kuchelewesha kazi. Jambo lingine ni kutoa mafunzo na kuendeleza ujuzi. Ninaweka mkazo katika kuelimisha na kutoa mafunzo kwa wanaofanya kazi ili wawe na ujuzi bora na waweza kutumia mbinu mpya zinazoboresha kazi. Jambu lingine ni kufuatilia na kuthamini ufanisi. Baada ya kuboresha mchakato, ninafuatilia matokeo na kufanya tathmini ili kuhakikisha mabadiliko yameleta mafanikio yanayotarajiwa na kufanya marekebisho pale inapohitajika. Jambo lingine ni kukuza utamaduni na ubunifu na marekebisho. Nina wahamasisha timu kuwa na mtazamo wa kujifunza na kuboresha kila wakati kutoa mapendekezo na kushiriki mawazo mapya yanayoweza kuongeza tija. Kufanya hayo yote kwa mafunzo, michakato ya kazi huendelea kuboreshwa na hivyo kuleta matokeo bora kwa shirika au timu.

Ujuzi ambao ninahitaji kuhimarisha zaidi ni ujuzi wakiteknolojia. Ujuzi wakiteknolojia ni jambo ambalo limekuwa muhimu na jambo ambalo limekuwa la dharura sana katika maisha ya wanadamu. Ujuzi huu wakiteknolojia ni unasaidia wanadamu au unasaidia binadamu kuweza kujua mambo mengi sana ambayo mwnadamu hakuweza kujua pale awali. Ujuzi huu unakuja kusaidia watu kurahisisha kazi zao kwa maana teknolojia inaweza kukuza ubunifu wa watu ambao unawawezesha kuunda vifaa ambavyo vinaweza kurahisisha kazi za watu kama vifaa vya pale hospitalini ama vifaa vya viwandani. Kwa hivyo ujuzi wa teknolojia ni ujuzi ambao unasaidia mtu kukua hata kifikra unaweza kupanua mawazo yako. Kwa hivyo ujuzi wa teknolojia ni ujuzi ambao kila mwanarika ama kila mtu anafaa kuweza kwanza kujifunza. Ili aweze kujiboresha, ili aweze kuongeza maarifa na ili aweze kujua mambo zaidi jinsi yanavyweza fanywa na jinsi ambavyo yanafaa kutekelezwa. Ujuzi huu wa kiteknolojia bado unasaidia mtu kurahisisha mambo katika usafirishaji, katika utumaji wa meme, katika umawasiliano baina ya mtu na mwingine. Kwa hivyo teknolojia ni ujuzi ambao mtu akiupata unaweza kufungua mawazo, unaweza kukupanua jinsi na ambavyo unafikiria. Kwa hivyo ujuzi hu wa kiteknolojia ni ujuzi ambao unaweza kusaidia nchi yote katika ukuzi, katika kukuza, hata kiuchumi.

Timu ninayofuata ya michezo ni timu ya Manchester City. Timu hii ni timu ambayo ninaamini kwamba ni timu bora zaidi katika ulimwengu huu. Timu huu ina wachezaji kadhaa ina wachezaji wengi sana ambayo ni wachezaji bora. Pale kwenye klabu hiyo na bado kwenye timu zao za kimataifa. Wachezaji wengi wa timu hii ya Manchester City ni pia pale nchini mwao wanategemewa zaidi kwa maana wao ni wachezaji bora zaidi. Nilianza kuifuata timu hii ya mchezo katika mwaka wa elfu mbili na kumi wakati na ambao walicheza dhidi ya Manchester United na wakaweza kushinda na wakaweza kukibeba kikombe ama kile kikombe cha ligi. Basi timu hii imeweza nimeweza kuifuatilia tangu hapo, nimeona timu hiyo ikiweza kushinda vikombe vingi sana, nimeona pia ikiweza kushindwa pia na timu nyingine ambazo ni bora, lakini si bora zaidi, lakini bado bora zote ni bora. Kwa hivyo timu hiyo nimeipenda sana kwa moyo wangu wote na ni timu ambayo nitaipenda zaidi na nitaendelea kuifuata na nitendelea kuiiga kwa maana wale wachezaji wana heshima ni wachezaji wazuri ni wachezaji ambao hawana kiburi ni wachezaji ambao wamejitolea na wanajua vitu ambavyo wanavyovifanya. Wanajua jinsi ya kucheza, wanajua jinsi ya kutafuta mpira, wanajua jinsi ya kucheza, wanajua jinsi ya kufunga mabao, wanajua jinsi ya kuzuia mabao yasifungwe, basi pale goli anaweza kukua katika mikono mizuri. Basi mchezo huu timu hii ya mpira ya wakandanda ni timu ambayo ni naamini ni bora zaidi na ni timu ambayo naeza waagiza kila mtu aweze kuifuata na kuiona ili aweze kuuona ubora wake.

Naam mimi napenda kusoma maoni mitandaoni. Maoni ni vitu na ambavyo watu wanafikiria ni mambo ambayo watu wanafikiria. Kwa kusoma maoni hayo, mtu anaweza kujua jinsi na ambavyo watu wanafikiria kuhusu kitu flani. Yani mtu anaweza kuambia ama mtu anaweza kujua jinsi ya labda kuboresha kitu hicho ama mahali pa kutowa makosa, mahali kuna kasoro ama dosari, mahali ambapo mtu anaitaji kuchukua mwele keo mungine. Kwa hivyo mtu anaposoma maoni mtandaoni, mtu anaweza kufunguka akili na mtu anaweza kujua ubora wa kitu, uzuri wa kitu ama kitu ambavyo kinadhiri watu ama kinavyo adhiri kitu kingine. Na hapo basi ukiweza kusoma maoni mtandaoni unaweza kujua mengi, unaweza kujua uzuri wa kitu, unaweza kujua ubaya wa kitu, unaweza kuthamini, unaweza kutathmini, unaweza kueza kueka kitu ambapo mahali kinafaa. Kwa hivyo unapasoma maoni mtandaoni, unafaa tita pia ukue na wazi wa marifa, uweze ukue na wingi wa marifa, ili unapasoma uweze kuelewa. Kwa maana pia watu wengine wanaandika maoni yao kwa kuchekesha kwa utani ila mtu anachukulia kwa umakini. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa, wanafaa kuwa pia na ujuzi huo, unafaa kuwa, unajua kwamba sana sana katika maoni mpale mtandaoni, watu wanaweza kutaniana na wanaweza kuchekeshana. Kwa hivyo unaposoma pia unafurahia, unatuliza moyo, inakuwa ni kama ni furaha tele, furaha ribo ribo, yani unaweza kutulia na unaweza kufurahia kama watu wengine.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, nina zingatia hatua kadhaa muhimu zinazosaidia kuboresha utendaji na kufanikisha malengo kwa ufanisi zaidi. La kwanza ni kuweka malengo mahususi na kupanga mipango. Ninaweka malengo wazi ya nayoweza kupimika na kupanga ratiba ya kazi ili kuhakikisha nina zingatia mambo muhimu kwa mpangilio unao faa kuzingatia kipa umbele. Nina jitahidi kutambua kazi za umuhimu zaidi na kuzifanya kwanza ili kutumia muda na sirimali vyema Jambo la tatu ni kudumisha umakini na kuondoa vizuizi Ninapunguza vizingiti kama vile usumbufu wa mara kwa mara na kuunda mazingira bora ya kazi yenye utulivu na umakini Jambo lingine ni kutumia teknolojia na zana mbadala Ninatumia zana za kijiditali na programu zinazoangeza ufanisi kama vile kalenda za kijiditali, programu za usimamizi wa kazi na zana za mawasiliano Jambo lingine ni kujifunza na kuendeleza ujuzi Ninajitahidi kujifunza mbinu mpya na kuongeza ujuzi wangu ili kufanya kazi kwa njiyabora na za kisasa Jambo lingini ni kuchukua mapumziko ya kutarajia Napata munda wakupumzika na kurejesha nguvu ili kuepuka uchovu na kubaki na mtazamo mzuri kazini Jambo lingini pia ni kufuatilia matokeo na kuboresha Mara kwa mara ni napima maendeleo na kutafuta njia za kuboresha micha kato na matokeo na kazizangu Kwa kufuata hatuwa hizi zote, ninaweza kuangeza uzalisha jiwangu kwanjia endelevu na kwanjia yenye tija.

Sera ya kampuni ambayo ninaiona muhimu zaidi. Ni sera ya maadili na utawala bora. Hii ni kwa sababu. Sababu ya kwanza ni kuwa inajenga uaminifu. Sera hii huweka misingi ya wazi, uwajibikaji na uadilifu katika kila shughli ya kampuni. Hivyo kuimarisha uhusiano mzuri kati ya kampuni, wateja, wafanyikazi na wadau wengine. La pili ni kukuza utamaduni wa kazi bora. Kutoa muongozo wa tabia na maamuzi ikiwemo jinsi ya kushughulikia changamoto kwa njia ya haki na yenye kuzingatia maadili mwengine ni kulinda sifa ya kampuni Kampuni zinazozingatia maadili hujihakikishia sifa nzuri sokoni ambayo ni msingi wa mafanikio ya muda mrefu mwengine ni kuzuia matatizo ya kisheria Sera hii husaidia kampuni kuepuka migogoro ya kisheria na kuendeshwa kwa usahihi kulingana na sheria na kanuni za nchi husika jambo lingine ni kuwezesha mazingira ya kazi salama na huru inaweza kutoa mwelekeo wa kuheshimu kazi ya wafanyakazi kuondoa ubaguzi na kuhamasisha ushirikiano bora zaidi kazini Kwa kifupi, sera hii ya maadili na utawala bora ni msingi wa kampuni yenye mfanikio endelevu inayoweza kuhimili changamoto na kuleta tija kwa kila mtu anayehusika. Sera hii huadhiri moja kwa moja utelikelezaji wa malengo ya kampuni na ustawi wa jumla kwa wafanyakazi wote na jamii pia.

Nje ya nyumbani, ninapenda kukula katika hoteli za kawaida. Basi, hoteli za kawaida ni hoteli zipi? Hoteli hizi ni hoteli ambazo zinauza chakula chochote cha kawaida. Na chakula hiki chakawaida ni kama chakula kipi. Chakula cha kawaida ni kama ugali, kuna mboga za kienyeji, Kuna wali ama mchele, Kuna maharagwe, Kuna ndengu, Kuna yaani vifaa ambavyo ni vya kawaida Hakuna vyakula ambavyo ni vya bei ghali sana, bei ambayo mtu hawezi kufikia ama bei ambayo mwananchi wa kawaida hawezi kufikia. Basi kwenye hoteli hizi ni pale ambapo unapata kuna usafi kabisa na chakula chao kinapikwa vizuri, kinaiva vizuri, unaandaliwa vyema chakula, yaani unaletewa chakula kwa sahani, tofauti, chakula ambacho kinavutia, chakula ambacho kinaweza kuonekana ambacho ya kwamba kimepikwa kikapikika yaani kinakaa vizuri na chakula hiki kimepikwa kama kile cha nyumbani bali tu ni vile ambavyo sio nyumbani bali ni pale hotelini. Kwa hivyo pale napenda kula pale kwa maana ukila pale chakula kile unasikia utamu wake, unahisi utamu wake, unasikia ubora wake na chakula hicho kinaweza kuujenga mwili wako vyema, kinaweza kushikilia mwili wako vyema kwa maana ni chakula chenye ubora. Kinaongeza vitu kwenye mwili wako Kinaongeza mwili wako unasikia ya kwamba unaweza fanya mambo kadhalika ambayo haungeweza kufanya mbeleni ama kwa kula chakula kingine. Kwa hivo chakula hiki ni kizuri. Na chakula hiki ni bora pia zaidi, kama kile cha pale nyumbani ambacho pia ni bora pia zaidi.

Naam, napenda asali sana, sana, sana Asali ni chakula ambacho tunachokipata kutoka kwa nyuki nyuki ni mnyama, nyuki ni mnyama alie mzuri sana, anaweza kutengeneza mzinga wake mahali anapo ishi pana itwa mzinga mahali ambapo asali inapatikana ama mahali asali inapovunwa panaitwa mzinga pale ndipo wale wanyama ambao wanaitwa nyuki wanaweza kuenda kutengeneza asali ile na mkulima ambaye analisha nyuki anaweza kuenda pale kwenye mzinga wakati asali ime iva yani mahali ambapo asali imekua nzuri anaenda anaivuna ili aweze kuiweka ili aweze kuichukua na kuichunga vizuri na kuiweka vizuri kwenye container ili watu waweze kupelekewa waka uze Asali inamanufaa mengi sana katika mwili kwanza asali nitamu sana nitamu na inavutia sana rangi yake pale inakaa vizuri ile ya manjano ya kaa vizuri kabisa na rangi ile inavutia kabisa Pili asali inaongeza nguvu katika mwili Yani unasikia kwamba umesisi muka mwili ni unasikia ya kwamba mwili uko tisti kabisa Asali pia inaweza kutumika katika kupika vyakula kadhaa maji ya ndimu pale ya weza kutengenezwa pia kwa asali na asali pia inaweza kupika pia vyakula pale keki kuna keki za asali pia Kwa hivyo asali ni kitu ambacho ni muhimu sana na asali inamanufaa mengi sana mengi zaidi ya vile ambavyo watu wanafahamu Kwa hivyo asali ni kitu cha muhimu sana na nyuki ambazo zinatengeneza asali pia ni muhimu sana na kwa hivyo sisi wote twafaa tuhifadhi mizinga ya nyuki ili tuweze kupata asali na ili tuweze kuonja ubora wa asali.

Naam, nisha wahaifanya kazi ya kujitolea. Kazi hii ya kujitolea ni kazi gani? Kazi hii ya kujitolea ni kazi ambayo haunafanya bila kutarajia malipo yoyote ama malipo ya aina yoyote. Sisi wote tofahamu kuwa kazi zingine watu wanatarajia mshahara bada ya kazi. Bali kazi ya kujitolea mtu hatarajim shahara kazi ya kujitolea watu hufanya labda kwa kusaidia katika kampeni zozote labda za kusaidia watu kujua. Umuhimu wa kuhifathi mazingira ama umuhimu wa maji ama umuhimu wa kuhusisha watu kila mtu katika mawazo ya jamii. Sisi wote tofahamu kuwa kazi zingine watu wanatarajia mshahara bada ya kazi. Kuweza kusaidia kukua pamoja, inaweza watu watangamane, inaweza watu waweze kusaidia kufikiria kwa wazi na kufanya kazi kwa pamoja kwa furaha. Kazi hii inawezesha watu kuzuia kukua kukaa bila kufanya kazi na watu kuingia katika mambo ambayo hayafureshe. Kwa hivyo kazi hii ni njema zaidi.

Ninapenda kuvaa nguo za kirasmi. Nguo za kirasmi ni nguo zipi. Nguo za kirasmi ni nguo ambazo ni shati alafu kuna koti ambalo ni koti ambalo linafanana na suruali. Kuivo nguo za kirasmi ni nguo ambazo zinaweza kuonyesha ya kwamba mtu hali ambayo anaishi katika maisha yake na unapovaa nguo za kirasmi unawatu wanakuchukua kirasmi kwa heshima mtu ambayo unahesi unaheshimika, mtu ambayo umejiweka katika kiwango cha heshima ya kwamba kila mtu anaweza kukuangalia na kujua ya kwamba wewe ni mtu ambaye una maana mtu ambayo unasaidia katika jamii mtu muhimu na kazi unayoifanya ni kazi ya kuheshimika ni kazi ambayo inaweza kuchukuliwa kwa njia ya umakini Kwa hivo nguo hizi za kirasmi tofauti na nguo zingine ni nguo ambazo hazivaliwi na kila mtu ama kwa katika eneo lolote Inevaliwa katika maeneo rasmi maeneo ambayo ni ya pia kutajika na maeneo ambayo yanahusisha watu ambao wanafikiria fikra ambazo zinasaidiana watu wanasaidiana kimawazo kujikuza katika biashara kujikuza katika kifedhea kujikuza katika mawazo Kwa hivo nguo hizi ni nguo ambazo ni za kuheshimika na ambazo ni za kupewa heshima yake nguo ambazo zina unzuri mwingi na ambazo si za kuvaliwa mahali popote kama nilivyosema hapo awali Basi asanteni sana.

Chakula ni nachokikula sana kwa maramingi mchana ni mchele ama kwa lugha nyingine ni wali wali ni chakula ambacho si chakula kizito sana Kwa hivyo neza ambia watu ama neza wahimiza watu waweze kukula wali kama chakula chao cha mchana kwa maana unapo kula wali nichakua ambacho hakitaweza kufanya mwili wako kua mzito hakita fanya mwili wako usikie nikama hauna nguvu ama nuvu ni nyingi nichakula ambacho kitatuliza mwili ki ufanye mwili uweze kwenda salama ama kufuata mkondo nguvu ambayo umekua nayo unaongeza nguvu za mwili na unaweza kuendalea kufanya kazi yako ya kawaida. Chakula hiki kina patikana tena kwa urahisi ndio mguvu ambayo umekua na unaongeza tu nguvu ya mwili na basi unaendelea tu kufanya mambo yako kama kawahida chakula hiki kinapatikana pia kwa urahisi nanichakula ambacho kina ongeza mtu neutriensi katika mwili ambavyo vina weza kupigana thidi ya magonjwa thidi ya vitu vya uchafu uchafu kwenye mwili basi chakula hicho nikuzuri nakinaweza kupatikana kwenye hoteli kina patika na kwenye vibanda na kupatikana nyumbani mtu anaweza kipata mahali popote.

Mazingira ambayo ninayapendelea kabisa ya kazi ni mazingira ya ofisini. Ofisini ni mahali ambapo pameji tenga ni mahali ambapo panajulikana kama mahali patulivu pa kufanya kazi. Basi pale ofisini unapata unameza yako na kiti na una kompyuta yako pale. Kwa hivo unaweza kufanya kazi yako kwa umakini kwa utulivu bila kelele. Na pale ofisini ni mahali ambapo pana utulivu, mahali ambapo hamna kelele yoyote, hakuna kelele ya pale nyuma. Kwa hivo unaweza kukuwa makini na kazi yako, kazi yako unaweza kuifanya kwa upole, kwa umakini na kwa utaratibu bila tashwishi yoyote ya makelele, bila tashwishi yoyote ya kusumbuliwa na yoyote. Pale ofisini pia ni pazuri kwa maana pana kupea ile heshima Kwa maana pale ofisini ni mahali ambapo pa mejitenga na ni mahali ambapo pana julikana kama ni mahali pa kazi ambayo ni kazi muhimu na ni kazi ambayo ni makini kazi ambayo inahitajika ili kuendeleza mambo ya kawaida na mambo ambayo ya nafanyika katika kampuni ama katika gatuzi, ama katika sekta fulani ya serikali mazingira yale hayana tashwishi mingi mazingira yale ya metulia mazingira yale pia ni mazingira ambayo pia ya napewa heshima na kila mtu Kwa maana inajulikana pale ambapo ni pa mani ni pa mheshimiwa Kwa hivo mazingira yale ni ya metulia na ni mazingira ambayo ni mema ya kufanyia kazi ya utulifu ya utulivu na kazi ambayo inaleta ubunifu na kazi ambayo inaleta mazao mema na mazao bora kabisa.

Msimu ninaoupenda zaidi ni Msimu wa kiangazi. Msimu huu ni Msimu ambao hali ya hewa huwa na joto na jua huangaza kwa wingi. Jambo linaloongeza ari na nguvu za kufanya shughuli mbali mbali za nje kama vile michezo na shughuli za kitalii kama pale kuogelea pale ziwani, kuogelea pale baharini, kuogelea pale kwenye mto. Basi msimu huu pia hutoa fursa nzuri ya kufurahia mandhari ya asili kama vile bustani na fukwe na maranyingi unaleta hisia za furaha na matumaini kwa sababu ya mwangaza na hali nzuri ya hewa Zaidi ya hayo msimu wa kiangazi ni wakati mzuri wa kuungana na familia na marafiki kwa shughuli za pamoja nje ya nyumba pale vitu kama harusi pia zaweza kufanywa msimu hilo kwa maana hakuna mvua ya kuharibu pale pia vitu vingine kama michezo ya watoto pale kujivinjari, pale kwenye bustani Kwa hivyo msimu huu, wa mwaka huu msimu wa kiangazi ni msimu ambao unasaidia watu pia kutembea kwa pamoja wanaweza kuenda kuzuru maeneo tofauti kama vile kupanda milima wanaweza pale kutembelea pia bahari wanaweza kuingia pale pia kwenda kwenye mito kwa maana hakuna maji mengi msimu huu ni msimu ambao unasaidia watu kutembea ata pia kwenda kutalii mali mali kama kule baharini kwenda kutembea kwenye ziwa ili waweze kupigwa na upepo wa bahari wakibarizi pale baharini.

Ningepata nafasi ya kutembelea sehemu ya kihistoria, ningependelea kwenda mji wakale wa Petra ulioko Jordan. Hii ni sababu Petra ni moja wapo ya maajabu ya dunia ya kale, yenye historia ndefu na ya kipekee. Mji huu umejengwa kukutumia mawe ya miamba ya matope na unaonyesha ustadi mkubwa watu wa zamani katika ujenzi na usanifu wa majengo kutembelea petro kutanipa na fasi ya kugundua maisha ya zamani, tamaduni na teknolojia za watu waliotangulia pamoja na kuona muambao wa miamba uliojaa historia na simulizi za kale Pia mazingira mazuri ya asili ya nayozunguka Petra hutoa hisia za kipekee na kuvutia na kutafakari usta arabu wakale. Kwa hivyo kwa ujumla Petra ni mahali penye hadithi nyingi za kihistoria utamaduni wa kipekee na pia mandhari ya kuvutia ambayo ningependa sana kugundua kwa undani.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni programu ya WhatsApp. Programu hii ni programu ilioundwa na meta AI ili kuweza kuezesha watu kuwasiliana, kuandika ama kwa kupiga simu na unaeza piga kwa kuongea pekee ama pia kwa kuongea kutumia kamera mahali ambapo unaonana na mtu mwingine. Kwa hivyo programu hii ya WhatsApp ni programu ambayo inawezesha watu popote pale ulimwenguni kuongea kwa kuongea na kuweza kuongea kwa uwazi na kuongeleshana vizuri kwa aitha kuandikiana ama kuongeleshana kwa kupiga simu. Programu hii inasaidia watu sana sana kwa mazungumzo kwa maana watu pia wanaezatengeneza vikundi vyao pale naweza kuzungumza kupanga mikakati pale kama ni uchama wanaweza kuongea njini wote kama pia ni kampuni wafanyekazi wanaweza kuongea pale kuhusu mikakati ambayo watatekeleza ama kuhusu mikutano lini wambapo watapatana Pia pale katika nyumba za kukodisha watu wa baina yao na yule ambaye anaokota kodi mnaweza kuongea Kwa hivo hii ni programu ambayo inawezesha mawasiliano popote mtu alipo wa mtu anaweza kuwa katika nchi jirani na pia bado mwaeza kuongea na yeye Kwa kuwa inawezesha uwazi wa mawasiliano katika mahali popote ambapo mtu alipo Kwa hivyo programu hii watu wengi sana wanaweza kuitumia kila siku Kwa maana ni programu ambayo inahitajika katika siku hizi na ni programu ambayo inasaidia watu kufikiana kwa urahisi kabisa.

Mchezo ningeweza kujaribu kwa kina ni mlinganyo wa mchezo ya kupumzika na changamoto za akili kama vile mchezo wa The Legend of Zelda au Portal sababu kuu za kuchagua mchezo hii ni kama changamoto ya kwanza ni changamoto za akili. Mchezo huu unahitajika kufikiri kwa kina, kutatua mafumbo na kupanga mikakati jambo linalochangia kukuza uwezo wa akili na ufumbuzi wa matatizo kwa njia ya ubunifu. Jambo lingine ni mchanganyiko wa shuguli za kifizi na akili. Mbali na changamoto za akili, pia unahusisha ujuzi wa mwili kama uratibu wa mkono na macho, hivyo kuleta usawi mzuri wa mafunzo ya akili na mwili, pia hadithi na uhusiano wa vihusika. Michezo hii mara nyingi inahadithi za kuvutia na wahusika wenye undani, hivyo hutoa burudani ya kipeke na kuhamasisha mshikamano wakihisia na mchezo. Jambo lingine ni kuboresha uwezo kufikiria kimkakati. Kila hatua inahitaji kupanga busara na kutathmini matokeo ambayo ni ujuzi muhimu hata kama maisha halisi. Jambo lingine ni burudani na kupumzika Ingawa ni changamoto Mchezo huu pia unaleta burudani nafasi ya kupumzika kutoka kwa shughuli za kawaida za kila siku mtu anaweza kujuana na watu wengine ambao wanaufahamu mchezo huu na mnaweza kufurahia pamoja mnaweza kukaa pamoja kuweza kupumzika na kuburudika pamoja na ili muweze kukua pamoja kwa pamoja na muweze ku pia kupeana mawaidha so kwa hivyo kwa jumla mchezo wa aina hii unanipa nafasi ama unanipa fursa ya kujumuisha burudani kujipa mafunzo mapya na changamoto kwa wakati mmoja au mwingine.

Kwa mara mingi, kwa mwaka mimi huenda hospitali, kwa mara nne, hivyo basi inamaanisha ya kwamba mimi huenda hospitalini baada ya miezi mitatu, baada ya miezi mitatu na baada ya miezi mitatu. Hii ni kwa nini, mimi huenda pale hospitalini ili kuweza kupimwa magonjwa ambayo ni ya kawaida ambayo ni yanakumbwa na watu katika hafla za kawaida kama pale unapopatana katika sherehe za watu wengi ama unapotembea katika vumbi. Kwa hivyo, mimi hutaka kuenda hospitalini ili kupimwa kuhakikisha ya kwamba niko sawa, kuhakikisha ya kwamba mwili wangu hauna dosari yoyote, kuhakikisha ya kwamba misuli yote, kila kiungo cha mwili, kiko salama na kwamba kila kiungo kinafanya kazi ambavyo kinavyofaa. Kwa hivo hospitalini kama mimi si mgonjwa, kama si ugonjwa wote ambao umenikumba Mimi huweza kuenda hospitalini kwa mara nne peke yake kwa mwaka ili niweze kupimwa, ili niweze kujijua mahali ambapo mwili wangu umefika ili niweze pia kupimwa kilo, ili niweze kujua kimo changu pia ambacho po nimefikisha urefu wangu Kwa hivo mimi huenda hospitalini mara hio nne, ili niweze kujua mambo ambao ni ya kawaida mambo ya ambayo yananihusu na mambo yanapaswa kujua kwa kila mara Kwa mana ni mambo yangu na ni mambo ambayo yananisaidia katika maisha yangu.

Kama ningekua na wezo wakuchagua kati ya shati na tishati, ningependelea shati kwa sababu kadha kuu ambazo zinauhusiano na mtindo, matumizi na mazingira. Na sababu hizi, kama sababu ya kwanza, ni muonekano wakitaaluma na urembo. Shati huwa na muonekano rasmi zaidi na unaonekana wa heshima. Hivyo unofa kwa hafla mbalimbali kama kazi, mikutano na mikutano rasmi. Hii inasaidia kuonesha heshima na kujituma katika mazingira ya kazi au yale ya kijami. Jambo la pili ni pia uwezo wakubadilika na kueka mitindo. Shati linaweza kuvaliwa peke yake au ndani ya koti. Linaweza kubadilishwa kwa kufaliwa mikono mirefu au kufupishwa na linafa kwa mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira ya ndani na nje Jambo lingine la tatu ni ubora wa nguo na urahisi wa kuthibiti joto Shati maranyingi hutengenezwa kwa vitamba vya pamba au mchanganyiko wa nyuzi zinazoruhusu hewa kupita vizuri Hivyo linasaidia kuthibiti joto muilini hasa katika mazingira ya kazi uwezo wakuleta hisia za kiasili na utamaduni Shati linapewa umbo malum na mara nyingine linaweza kuunganishwa na mavazi mengine ya kitamaduni Hivyo linaweza kuwa sehemu ya kuwonyesha utambulisho wa mtu au jami Hata hivyo, tishati linafaida zake pia kama urahisi wakuvaa, unafu na kufaa zaidi kwa wakati wakupumzika au shuguli zisizo rasmi, tishati ni rahisi pia kusafisha na mara nyingi ni za bei nafu. Kwa hivyo kwa jumla, shati lina nipa hisia za uzito na heshima zaidi. Hasa katika mazingira rasmi na wakati wakazi, huku tishati likiwa chaguo zuri la kwa ajili ya starehe burudani na hali zisizo rasmi.

Naam, nimeweza kuiona bahari, na kwa mara ya kwanza nilipoenda kuiona bahari ilikuwa nimeenda na marafiki zangu wa dhati pale katika hoteli moja ambayo iko pale kando ya bahari. Pale baharini nilifurahi sana kuiona bahari kwa mara ya kwanza bahari ni hifadhi la maji ambalo ni kubwa zaidi ambalo huwezi ona mwisho wake Ukiwa katika pande moja hauwezi kuona mwisho wake Basi bahari ya julikana kama hifadhi ambalo ni kubwa zaidi la maji katika ulimwengu.Bahari hukua sehemu ambayo hu ita watalii ama huwaleta watalii pamoja ili waweze kufurahia pale bahari ni unaweza kutulia na familia yako ama na marafiki zako muweze kutulia na kuya angalia maji kwa utulivu na masikize sauti za maji ambazo ni nzuri sana bahari pia inapatikana, kunapatikana wanyama pale ndani, wanyama kadhalika, kama samaki kadhalika, sai samaki aina kadhalika, kadhalika wanapatikana pale katika bahari. Bahari pia inapatikana, kunapatikana wanyama pale ndani, wanyama kadhalika, kama watu huenda pale kuogelea, kujivinjari wakati wa ku wa furaha wakati ambapo watu wanataka kuenda kutuliza mawazo wakati watu hawataki kukaa katika vitu rasmi ni vizuri kuenda pale baharini ili kuenda kujivinjari ili kuenda kutulia na ili kuenda kutuliza mawazo na ili kuenda kujiangalilia na kuona utulivu na utulivu wa bahari kwa maana utulivu wa bahari hupa mtu maarifa ambayo yametulia na mtu anaweza kufikiria vyema kwa ubora zaidi.

Mimi huenda maktabani maratatu kwa wiki. Maktabani ni mahali ambapo mtu huweza kuenda kutulia na kusoma vitabu vya ainakatha. Mimi huenda maratatu kwa wiki kwa maana mimi napenda kusoma vitabu sana. Napenda kusuma vitabu ambavyo ni vya kihistoria ambavyo vya vinanieleza kuhusu mambo yalivyokuwa pale awali, pale kitambo na jinsi watu wa pale awali walivyokuwa wakiishi, jinsi ambavyo serikali zao ziliweza kutekeleza jinsi na ambavyo walivyo tekeleza mambo ama juhudi zao za kila siku. Maktabani ni mahali ambapo pametulia pana utulivu wa moyo hakuna kelele mahali ambapo mtu anaweza kusoma kwa umakini na kuelewa kwa maana hakuna kitu ambacho chochote ni cha kusumbua pale. Maktabani pia ni mahali ambapo mtu anaweza kwenda kutulia ili aweze kutuliza mawazo yake pale ukienda uchukue kitabuki moja, usome tu kwa upolepole, unaweza kutuliza mawazo yako, unaweza kufikiria vyema, unaweza wanza kuanza vitu kwa njia moja au nyingine Kwa njia mbadala ama kwa njia ambayo ni nzuri zaidi Kwa hivyo pale maktabani unapoenda kwa mara zaidi ya marambili kwa wiki inamanisha ya kwamba wewe unavipenda vitabu sana na kwamba unapenda kusoma na wewe ni mzuri katika kusoma na unakiamini kilugha chako ya kwamba lugha yako ikosalama kabisa na lugha yako ya kwamba ikokatika kiwango ambacho kinafaa. Kwa hivyo pale maktabani ni pazuri kumwoana mtu anajisaidia kujikuza bado kifikra na mtu vitu ambavyo mtu anavyo fikiria.

Rangi ninayoiona ya kupendeza zaidi kabisa ni rangi ya samawati. Rangi hii ni kwa sababu samawati ni rangi yenye utulivu na yenye uwezo wakuleta hisia za amani, imani na utulivu wa akili. Rangi hii pia hutambulika kama rangi inayo wakilisha anga na bahari vitu ambavyo vinaleta hisia za upendo wa asili na uhusiano mkubwa na mazingira. Zaidi ya hayo, rangi hii ya samawati ni rangi inayofaa katika mazingira mingi, inatumiwa katika mavazi rasmi na ya kawaida na inaweza kuendana na rangi nyingi nyingine kwa urahisi. Pia, samawati huashiria uaminifu na utulivu. Jambo ambalo ni la maana sana katika mawasiliano ya kila siku na mawasiliano na mahusiano ya kazi ya ubinafsi. Kwa upande kwa utu na mtindo, rangi hii ya samawati huleta mvuto wa kina na hufanya mtu kuonekana mwenye heshima na mvuto wakipekee bila kuwa mkali au mkangamfu sana. Hii inafanya kuwa chaguo bora kwa mtu anayetaka kuonesha ushawishi mzuri na hali ya utulivu. Kwa hivyo, rangi hii ya samawati ni rangi yenye mchanganyiko mzuri wa mvuto wa kisaikolojia na matumizi ya kimtindo na ndiyo maana ninayoiona kuwa rangi ya kupendeza zaidi kabisa.

Kupitia muda na familia yangu, ninajitahidi kutumia kwa makusudi na kwa ubora ili kuimarisha uhusiano na kufurahia maisha pamoja. Na baadhi ya njia hizo ni kama kupanga muda maalumu mwa familia, ninalenga kuweka ratiba ya kushirikiana na familia kama chakula cha jioni pamoja, likizo au wikendi za pamoja. Hii husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha mahusiano ya karibu. Jambo lingine ni kushiriki shughuli za pamoja. Napenda kushiriki na familia shughuli zinazo changamsha roho kama vile michezo ya nyumbani, kutembelea maeneo ya burudani au kiasili na kufanya mazungumzo ya kina kuhusu maisha na ndoto zetu. Jambo lingine ni kuwa mhusika na mtiifu. Ninahakikisha kuwa ninasikiliza na kuelewa mawazo ya kila mmoja katika familia ili kuonyosha upendo na msaada wakaribu na kushiriki majukumu ya nyumbani kwa usawa. Jambo lingine ni kutoa muda wa ubinafsi na muda wa pamoja. Ingawa ni muhimu kuwa pamoja, pia ni nahakikisha kila mshiriki anapata nafasi na kujitunza binafsi na kufuata maslahi yake. Jambo linalo saidia kudumisha furaha na utulivu wa familia. Jambo lingine ni kuunda mazingira ya furaha na huzuni. Ninafuatilia kuwa mazingira ya familia niya upendo, niya heshima, niya kuheshimiana. Ambapo kila mtu anahisi huru kuonyesha hisia zake na kushirikiana bila hofu. Kwa hivyo kwa jumla, kutumia muda na familia kwa ubora kuna maanisha kuwekeza katika wenye maana, kuimarisha mawasiliano na kuunda kumbukumbu nzuri zinazojenga mshikamano wa kudumu na furaha ya pamoja.

Mafanikio ninayoapata kazini ofisini yanatokana na juhudi za kuleta tija, kuimarisha mawasiliano na kusaidia kutatua changamoto kwa ufanisi. Hivo kwa mfano ya mafanikio hayo ni kutekeleza. Fanikio la kwanza ni kutekeleza majukumu kwa ufanisi. Nimeweza kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa kiwango cha hali ya juu. Jambo linalosaidia kuongeza tija ya timu nzima na kufanikisha malengwa ya ofisi la pili ni kuboresha mfumo wa mawasiliano Kupitia mawasiliano mazuri na ya wazi nimechangia kuondoa migongano na kuwezesha ushirikiano bora kati ya wafanyakazi hivyo kuleta mazingira mazuri ya kazi Jambo lingine ni kuinua ubunifu katika utatuzi wa matatizo. Nimekuwa mstari wa mbele katika kuleta suluhisho ubunifu kwa changamoto zinazojitokeza kazini. Hivyo kuokoa muda na rasilimali. Kushirikiana pia kwa ufanisi na wenzangu. Kupitia ushirikiana wa karibu, tumefanikisha miradi mbali mbali ambayo imeleta mafanikio makubwa kwa ofisi na shirika kwa ujumla. Jambo lingine ni kujifunza na kuendeleza ujuzi. Kupitia mafunzo na uzoefu nimeweza kuongeza ujuzi wangu na hivyo kuongeza mchango wangu kazini kwa njia bora zaidi.

Naam, ninapenda kuogelea sana. Kuogelea ni jambo ambalo ni jambo la kuburudisha sana. Kuogelea ni mtu ambavyo anaweza kusonga ndani ya maji, juu ya maji, na mtu wakati ambao ako majini. Kuogelea ni jambo ambalo ni nzuri mtu anapolifahamu kwa maana linaeza kusaidia katika wakati muhimu sana. Wakati tuseme mtu ambapo amekurusha pale majini unaweza kujisaidia kama unajua kuogelea. Ilhali kama hujui kuogelea basi unaweza kuzama na ukaweza kuangamia ama kufa. Kwa hivyo kuogelea ni jambo ambalo ni muhimu mtu anapojua kuogelea Kwa maana litakusaidia kujisaidia katika wakati mgumu ama katika wakati ambao uko hatarini kwenye maji. Jambo lingine, ni kwamba kuogelea husaidia mtu wakati ya ambapo ameenda kujivinjari pale kwenye ziwa ama kwenye bahari. Kwa maana unapokua unajua kuogelea, unaweza kusonga pale vizuri baharini, unaweza kujivinjari kwa furaha, unaweza kusonga pale majini, unaweza tulia pale majini kwenye bahari na unaweza kuyaangalia mazingira ukiwa umetulia. Kuogelea pia husaidia mtu kwenye zoezi na kusaidia mtu kwenye kusisimua misuli kwenye kuweka misuli ikiwa katika hali ambayo inafaa. Yaani inakusaidia katika kukuza mwili kiafya. Kwa hivyo unapoogelea pia unaweza kukua kiafya na inasaidia mwili katika hali ambayo ni mzuri. Kwa hivyo kuogelea iwapo ni baharini, iwapo ni ziwani, iwapo ni mtoni, kuogelea ni jambo ambalo ni nzuri sana, ambalo linafurahisha mtu anapojua kuogelea na ni jambo ambalo linakuza mtu katika maisha yake ya kila siku. Ama katika wakati ambapo amenda kujivinjari. Pia kuogelea kunasaidia watu katika ajira mtu akijifunza kuogelea basi anaeza kuwa msaidizi pale kwenye ziwa ama kwenye bahari kuangalia watu na kuwasaidia ambao wanazama.

Mwalimu ninaemkumbuka kutoka shule ni mwalimu wangu wa shule ya upili. Mwalimu wangu wa shule ya upili alikuwa akitufunza somo la kiswahili. Tangia ni kiwa kidato cha kwanza hadi cha nne, mwalimu wangu amekua akitusaidia katika maswala ya kishule, maswala ya kinyumbani. Alikuwa akitusaidia pia kufikiria mambo nje ya shule Alikuwa anatufunza na anatutayarisha mambo ambayo ambayo tungepatana nayo baada ya shuleni mwalimu huyu alikuwa akitufunza vizuri kwa moyo mmoja Alikuwa akitufunza somo lake kama amejitolea na kwa umakini na ilaha na kwa hivyo sisi wote tuliweza kumsikiza na kuyafuata maagizo yake na tuliweza kufaulu Mwalimu huyu alikuwa akijitolea kila mara kwa mara Alikuwa akija na kutusaidia Alikuwa wakati wa wote tunamuitaji Tungependa kuuliza maswali angekuwa pale na angekuwa pale wa kutujibu Alitushikilia na mwalimu yule pale shuleni alikuwa mwalimu bora zaidi Alikuwa pia akizawadiwa pia na shule kwa maana kwa uhusiano wake mwema na wanafunzi Kwa hivyo alikuwa na uhusiano mwema sana na wanafunzi na alikuwa mtu mwenye tajriba ya kutajika mtu ambaye alikuwa akifanya kazi yake kwa utaratibu Alikuwa amejipanga mwalimu ambaye alikuwa amejitolea kama mwalimu alijua ya kwamba Hii ni kazi ambayo alitaka kuifanya kwa wakati kubwa sana Kwa hivyo alikuwa mwalimu ambaye alikuwa na kazi safi, alikuwa akiwafunza na uhusiano mzuri na wanafunzi wake wote na wanafunzi wake wote waliibuka washindi katika kila somo ambayo alikuwa akiwafunza Kwa hivyo alikuwa mwalimu bora zaidi na tutaishi kumkumbuka.

Wakati ninahitaji msaada kazini, ninafuata hatua kadhaa za kielekezi ili kuhakikisha ninapata msaada unaofaa na kwa wakati mwafaka. Kwanza natambua tatizo kwa ufafanuzi. Kwanza ninaweka wazi tatizo au changamoto ninayokumbana nayo nikiwa na maelezo kamili ili kueleza hali hiyo kwa usahihi. La pili ni kujitafakari na kutafuta suluhisho mwanzoni. Kabla ya kuomba msamaha, ninajaribu kuchambua tatizo na kufuata suluhisho mwenyewe kupitia rasilimali zinazopatikana kama muongozo wa kazi, maelekeo ya awali au taarifa mtandaoni. La tatu ni kuchagua mtu sahihi wa kuomba msaada. Ni natafuta mtu mwenye ujuzi na mamlaka katika eneo la la tatizo kama muajiri, msimamizi au mtaalumu mwenzangu la nne ni kuwasiliana kwa wazi na heshima. Ninatoa maelezo ya tatizo kwa uwazi kwa lugha yenye heshima na njia inayorahisisha kuelewa ili mtu anayetoa msaada aweze kuelewa vizuri na kutoa ushauri au msaada unaohitajika. Jambo lingine ni kusikiliza kwa makini na kuboresha. Ninapokea ushauri au msaada kwa moyo mkunjufu na mara nyingine huuliza maswali ya ziada kuondoa mashaka na kuhakikisha nimeelewa vyema. Jambu lingine ni kufuatilia na kurejea kwa msaada zaidi ikiwa inahitajika. Ikiwa tatizo halijatatuliwa kikamilifu, ninarudi kwa mtu huyo au mwingine kwa msaada zaidi kwa kuonyesha maendeleo yaliyofanyika na changamoto zilizobaki. Kwa njia hii, nakuza ushirikiano kazini, kupunguza mchanganyiko na kuhakikisha matatizo yanatatuliwa kwa ufanisi na haraka.

Kwa sasa, mimi ni mwanafunzi na ninasoma katika chuo kikuu na ninasomea filamu. Filamu ni kutengeneza kitu ambacho mtu anakiona kwenye macho yake unakitengeneza ili mtu aweze sasa kukiona katika televishoni ama katika mfumo mwngine kwenye simu ama kwenye kipakatakilishi. Kwa hivo ama kwenye kompyuta. Filamu mtu huweza kutengeza kutumia kamera. Na mtu anaweza kurekodi watu wanapoigiza, watu wanapofanya mambo yao kwenye ambayo yanataka yarekodiwe, Kwa hivo ikirekodiwa pale kwenye kamera, mtu anaweza kuweza kueka kwenye kompyuta na baada pale anaweza kutengeneza, Kwa pale kwenye kurekodi mtu anatumia pia vifaa vingine vya sauti, Unarekodi pia sauti kando ili uweze kueka sauti pamoja na matendo ambayo yamefanyika kwenye kamera hizo vyote vinawekwa kwenye kompyuta na vyote vinaweza kuekwa pamoja na vyote vinaweza kuekwa pamoja na vinatengenezwa ili filamu itengenezeke changamoto zinazopatikana katika somo hili ni kupatikana kwa kamera Kwa maana kamera ni vifaa vwenye bei kali sana na ni vifaa ambavyo vikianguka havipatikani virahisi na singependa kubadilisha kitu chochote katika somo hili lakini ningependa watu waweze kuchukulia somo hili likiwa somo la maana kwa maana somo hili ni somu ambalo linasaidia mtu kufunguka mawazo na linasaidia mtu kuweza kufikiria zaidi na linasaidia mtu kuweza kuona zaidi ya jinsi ambavyo wengine wanaweza kuona na kufikiria zaidi ya wengine wanavyoweza kufikiria.

Kumbu kumbu moja ya utotoni yangu ni siku moja ambayo mimi na baba yangu tulienda kwenye bustani. Siku hiyo nilikuwa na furaha ribo ribo moyoni na nilikuwa nimefurahia kwa maana ilikuwa siku yangu ya kwanza kuenda pale kwenye bustani hilo. Bustani hilo ni mahali ambapo watu huenda kutulia wanaenda, wanabebwa, namelikebu, wama kabuti kadogo Kwa maana kuna hifathi ndogo la maji Kuna mto ambao watu wanajionea ni wakufurahisha watu wanaketi pale kwenye nyasi na kujiangalilia mazingira na kufurahia Basi siku hiyo tuliandamana na babangu na kueza kufuatana moja kwa moja mpaka pale bustanini Kabla tuingie pale niliweza kupitia pale kwenye duka kuu na kweza kununuliwa vyakula vyakujiburudisha ili ninapo enda pale kwenye bustani nieza kufurahia. Basi nilinunua vyote na nikaweza kufurahia na pindi nilipofika pale kwanza nilimshukuru baba yangu kwa kunipeleka pale. Kisha tukaanza, tuka piga picha katha wakatha, tukafurahia, tuka cheza michezo kathalika, tukafurahia pamoja, tukionesha upendo baina yetu, tukafurahia na tukapenda na kabisa. Basi siku hiyo ilinifurahisha sana na iliniwezesha kumpenda baba yangu zaidi kumaana alinionyesha upendo zaidi Alinionyesha jinsi na ambavyo alikuwa hamejitolea katika kunilea kama mwana wake wa kwanza Kwa hivyo siku hiyo ya utotoni inanifurahisha sana Nikikumbuka michezo ambayo tulicheza, nikikumbuka picha ambazo tulipiga Nikikumbuka vile ambavyo tulikula pia na ninafurahia sana Kwa maana inaonesha ya komba nina mzazi ambaye ananipenda zaidi Naambaye ananilea na kunikuza vizuri.

Kama mtu wa ofisi, mimi ni mtu wa kuwahi kazini. Kuwahi kuna nipa nafasi ya kujiandaa vyema kwa siku ya kazi, kuonyesha heshima kwa wenzangu na wakuu, na pia kusaidia kuanzisha kazi kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri. Kuwahi pia huongeza uaminifu na heshima kazini, Kwani inaonyesha nidhamu na dhamira ya kufanikisha majukumu kwa wakati. Kwa kuwa ninatabia ya kuwahi, ninaweza kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na kuchelewa na kuzigatia vizuri kazi zinazohitaji kufanywa kwa siku hiyo. Kwa kuwahi kazini mtu anapofika mapema pia wakuu huona ya kwamba umejitolea kabisa na kwamba unajitahidi kabisa na hivyo basi wanaweza kukupandisha cheo katika kazi ama kukupa kazi katika kiwango kilicho bora. Kuwahi kazini pia kunaonesha unye nyekevu na heshima, kunaonesha pia kwamba unaithamini kazi ambayo unaifanya, na ya kwamba unaipenda kazi hiyo na kwamba unaifanya kwa kujitolea kwa moyo mmoja. Hivyo basi nikiwa mtu wakuwahi ninaweza kukua mtu ambaye ninajipanga mapema, mtu ambaye ninajua kazi ambayo ninaenda kuifanya, mtu ambaye ninajua ya kwamba ninafaa kuwa kazini mapema ili niweze kutekeleza majukumu yangu ya siku hiyo mapema na ili nisiweze kushikana jioni na kukaa kazini mpaka wakati ambao umezidi wakati ambao unahitajika mtu kukaa kazini. Kwa hivyo mtu akiwahi kazini, unaweza kujipanga vizuri, unaweza kufanya mambo yako kwa utaratibu na unaweza kutia jitihada zaidi katika kazi.

Naam, popcorn ni chakula ambacho ni kizuri sana. Popcorn ni chakula ambacho kinatoka kwenye mbegu ambayo inapandwa kama mbegu ya mahindi. Mbegu hiyo inapokuwa, inachuno vizuri na inaweza kuwekwa kwenye sufuria inaweza kutiwa mafuta na chumve kidogo Halafu moto unawashwa na unapowasha moto huo Basi mbegu hizo zina badilika na kuwa popcorn mbegu hizo huweza kulika vizuri na huweza kusaidia mtu wakati anapokuwa akiangalia kama filamu hivi Kwa mana zinakueka katika ile hali ya kujivinjari ile hali ya furaha na hali ambayo inakuezesha kuwa katika hali ambayo umefurahi Kwa hivyo popcorn ni chakula ambacho ni kizuri chastarehe Chakula ambacho unakikula wakati unastarabu Wakati umeketi na unajivinjari Wakati umeketi na unafurahia mazingira na unajiangalilia mambo ambayo ni muhimu katika maisha ya binadamu pia popcorn ni chakula ambacho unaweza kukula wakati umenda nje labda hutaki kula chakula kingi kwa hivu unakula hiyo ya kweza kushikilia mwili wako na kweza kukaka ukiwa kama hauja hisi nja kupa popcorn ni chakula ambacho ni kizuri na kinasaidia mtu kiafya pia.

Naam nishawahi nunua tikiti za Tukio na tiketi ambazo nilinunuwa zilikuwa za Tukio moja ambalo lilikuwa linafanyika katika bustani moja humu nchini mwetu na ilikuwa mwimbaji moja ambaye alikuwa amekuja kutoka nchi ya uingereza kuja hapa ili kuweza kutuburudisha kwa nyimbo. Siku hiyo ilikuwa siku ya kufana sana kwa maana tuliweza kuzisikiliza nyimbo, tuliweza kumuona, tuliweza kumurekodi, tukiimba pale kwenye hafla hiyo, tuliweza kupatana pia na watu wengi sana kwenye hafla hiyo ambao tuliweza pia kuongea na wao na kukuwa marafiki na watu ambao tuliweza kusaidiana nao baadaye na kujuana na kupatana katika sekta mbali mbali pia za duniani. Kwa hivo tikiti hizo za hilo tukio zilitusaidia sana kwa mana tuliweza kufurahia siku hiyo tuliweza kuenda kuimba, tuliweza kuzitoa roho zetu na kuimba vizuri, tuliweza kusikiliza mwimbaji ambaye tunampenda zaidi na ambaye tunamuenzi na ambaye tungependa pia aweze kurudi tena na ata hakirudi tena bado tutanunua tikiti hizo. Kwa maana ilikuwa hafla ambayo ilikuwa imepangwa vizuri na ambayo ilikuwa imepangika na ambayo ilikuwa ya kufana zaidi pia. Kwa hivyo hafla hiyo, tukio hilo ilikuwa nzuri zaidi na la kufana.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kuka na marafiki zangu ama watu tunaufanya kazi pamoja na wawo ili tuweze kuka pamoja na kujadiliana mambo mawili matatu kuhusu kazi ama mambo mengine kuhusu labda siyasa, kuhusu maendeleo yetu ya kijami na ili tuweze kusaidia kila moja wetu katika kuhisi ya kwamba wanaumuhimu katika jamii. Kwahivo, wakati wa mapumziko sisi wate hupatana, tunaketi pamoja, tuwala pamoja, tunaketi ili tuweze kusaidia na ili tuweze kuongea pamoja. Na jambu hili inakuza utangamano baina yafanya kazi, na ndiposa wanaweza kupata umoja, wanaweza kufanya kazi kwa bidhi na wanaweza kukua na mazao mema katika kazi kwa sababu wanafanya kazi kwa umoja na wakia wamejitolia na kwa bidhi Kwa hivyo wakati wa mapumziko kazini vyema mtu kutangamwana na rafakizake ama wafanyikazi wenzake ili waweze kujadiliana na ili waweze pia kujuliana hali zao za kibina damu na jinsi maisha yao yanavyoendelea na jinsi wanavyoishi katika familia zao. Kwa maana pia kuna wale ambao waneza kuwa pia wakona shida nyumbani na hawaongei na shida hiyo imewakumba na labda ni shida ambayo watu waneza kusaidia kutatua Ndiposa nasema ya kwamba kutangamana kama wafanya kazi ni muhimu sana wakati wa mapangu mziko Ndiposa muweze kuongelea mambo kama haya na muweze kutatua shida ili muweze kuhishi kwa amani, muweze kuhishi kwa upendo, muweze kuhishi kama watu ambao mnapendana na watu ambao mnajali maslahi ya kila mmoja wenu.

Mfanyibiashara bora zaidi ni ndugu yangu. Mfanyibiashara huyu ama ndugu yangu ni mfanyibiashara ambaye ni mfanyibiashara maalumu kabisa. Yani anaweza kuhimiza na pindi ambapo anapukuhimiza ni lazima utakua umependezwa na kifaa ambacho anakiuza. Ndugu yangu nampenda kumana yeye ana roho ya utu, ana roho nzuri, ana heshima kabisa. Yeye huu kuja kwa hishima, anakueleza kwa heshima, anakuongelesha kwa taalumu yenyewe ambayo amesomea na kitu cha ajabu ambacho amewaikifanya na ambacho kile nipendeza zaidi aliweza kuongelesha watu wa serikali ili wampe kandarasi ya kufanya kazi na wao katika sekta mbali mbali za mazingira na akaweza kupata kandarasi hiyo Jambo hilo tukio hilo linifurahisha na likanionesha ya kwamba amejituma katika sekta ile na anafanya biashara akijiaminia, akijua ya kwamba biashara yake itafaa na itafuzu na kwamba biashara anayo ifanya ni biashara halisi na ni biashara njema. Ninacho jifunza kutoka kwake ni kwamba mtu anafaa kuwa na heshima mtu anafaa kuwaongelesha mrafikizake kwa heshima mtu anafaa kuwa kuta wenzake kwa heshima na kuwaongelesha kwa ubunifu mtu anafaa pia kuvaa vyema, kuvalia vyama ili uweze kujulikana na watu kama mtu mwenye heshima na mtu ambayo unafaa uheshimike Kwa hivyo unafaa kuajiangalia na anavyofanya biashara ni vyama sana na jambo hilo li nifanya niweze kusikia vizuri, niweze kupata tamaa hiyo ya kufanya kazi kama yeye ya kuwa mwana biashara bora zaidi kama ya kufanya kazi ya jinsi ambavyo anaweza kufanya.

Umeme unapokatika mimi huwa na washa tochi ya simu kwanza hilo ni jambo la kwanza ambalo mimi hufanya. Kisha nauendea msumaa mahali ambapo mimi huweka msumaa mingine na kuchukua kiberiti na kuwasha msumaa huyo. Msumaa huo ndio huo hunisaidia kwa kuona mpaka umeme unaporudi. Mara nyingine, kama sina msumaa, mimi hutoka nje na kuona mwezi kutumia mwangaza wa mwezi ili kufanya shughuli zangu. Kwa maana mwangaza wa mwezi pia unatosha na ni mwangaza bora pia kabisa. Umewe pia unapokatika mtu anaezatumia generator. Generator ni kifaa ambacho kimetengenezwa kutokana na teknolojia ya kisasa ambayo kifaa ambacho kinaotumia petroli ili kutoa nguvu za umeme na ili kupea watu nguvu za umeme. Kwa hivyo mambo kadhalika yanaezafanyika wakati umeme unakatika na kwa hivyo umeme unapokatika mtu anafaa kuwa na shughuli ambayo atafanya, shughuli ambayo anajua anaweza kubadu kuna taa ambazo hutumia mafuta ambayo yametolewa kwenye petroli, ambayo pia husaidia katika kuona. Yaani yanatembezo kwenye tambi alafu tambi hiyo inawashwa basi na inatoa mwangaza Kwa hivyo umeme unezapatikana, umeme unapopotea umeme tunajua ni kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha binadamu kwa maana una Unaweza kutumika kila mahali katika maisha ya binadamu Iwe nyumbani, iwe viwandani, iwe kazini, iwe kanisani, iwe kwenye msikiti Basi umeme ni kitu ambacho kinatumika kila mahali Kwa hivyo umeme unapokatika ni vizuri mtu anaweza kuwa ana suluhisho maalum ya kutatua swala hilo.

Kulingana na mimi, ninapenda kupaka rangi sana kuliko kuchora. Kupaka rangi ni jambo ama ni kitu ambacho ni kinafanyika kwa urahisi na kitu ambacho kinafanyika kwa mfumo ambao unafuata mtindo fulani. Kupaka rangi ni kazi rahisi na ni kazi pia inayohitaji umakini mwingi sana sanasana unapokuwa unapaka rangi za. Rangi tofauti ambazo hazifanani ni lazima ujue mahali rangi moja inapaswa iishiye na nyingine kuanzia. Kwa hivyo kupaka rangi kunahitaji uwe tisti. Kuchora pia ni muhimu. Kuchora pia kunahitajika uwe na talanta. Kuchora inaitajika uwe umejitolea zaidi ili uweze kujua kuchora kama huna hiyo talanta. Kwa hivyo, ndiposa uweze kujua kuchora, unapaswa upitie njia fulani, ama mkondo fulani, ama mafunzo fulani ambayo unafaa utilie maanani na upite ili uweze kufaulu. Kwa hivyo, upaka rangi inabaki kuwa jambo ambalo ni rahisi kulifanya na jambo ambalo ni rahisi kulitekeleza kuliko kuchora. Ndiposa naweza kusema ya kwamba kupaka rangi ni jambo ambalo linafurahisha pia linaweza tumika kujiburudisha linaweza tumika mtu ambapo mtu anataka kufanya jambo la starehe wakati hafanyi kazi wakati mtu ako pale mapumzikoni Unaeza amua unanunua rangi unaipaka pande moja ya nyumba yako unaona jinsi na ambavyo inarembeka Kwa hivyo rangi ni jambo ni kitu kupaka rangi ni kitu ambacho kinaweza kutumika pia kujifurahisha ama wakati wa burudani ili waweweze kuboresha maisha yako ama ili uweze kukuza talanta ambazo unazo ama vipaji ambavyo unavyo.

Kama binadamu, mtu anaweza fanya mambo mengi sana usiku kabla ya kulala. Kabla ya kulala, mimi kwanza huoga. Jambo la kwanza ni kuingia pale kwenye bafu, najiosha kwa maji baridi shadidi barafu kando. Yaani naoga natoka pale kisha najitilia manguo ya kulala. Baada ya hapo napika chakula ambacho nikitamu zaidi nakula nikiangalia taarifa ambazo zinaniwezesha kujua mambo ya nchi. Alafu ninapomaliza kuangalia taarifa naangalia michezo kadhalika ya kandanda na jinsi ambavyo timu zetu ambazo tunazifuata zinapaa pale kwenye michezo yao. Yaani baada ya hayo naweza kusafisha vyombo vyangu na ambavyo nimetumia kula chajio changu na kisha baada ya hayo naweza kujiangalilia filamu moja ama mbili kabla ya kulala, na baada ya hapo basi nasoma biblia yangu naskiza mahubiri kidogo alafu kisha baada ya hapo najing'amua pale blanketini, naketi pale blanketini na piga simu moja ama mbili kuwajulia marafiki zangu hali, tunaongea na wao pale usiku tukiambiana ya kwamba kesho tutapatana na mambo ambayo tutafanya siku inayofuata na ili tuweze kujitayarisha hata before, hata kabla tulale, tunaweza kujua ya kwamba kesho yake, kuna majukumu ambayo yanatungoja na kuna majukumu ambayo yanatutegemea. Baada ya hayo naweza basi kupiga dua kwa mwenyezi alafu kisha ya hayo naweza kulala pale kitandani najifunikia gubigubi na kulala mpaka asubuhi kabisa alfajiri.

Mboga kuna aina nyingi sana za mboga. Mboga huweza kupatikana katika maeneo kadha wa kadha kama vile kwenye duka kuu ama pale kwenye vibanda. Mboga huuzwa shambani na huweza kupandwa na wakulima ili waweze kuzalisha mboga nyingi na ili waweze kuuza. Mboga ninazopenda kabisa ni mboga za kienyeji. Hizi ni mboga ambazo zinamchanganyo, mboga aina kadha wa kadha za rangi ya manjano, za rangi ambayo inavutia na ni mboga ambazo zinaweza kuliwa na chakula chochote kile ambacho mtu anaweza kula Kiweza kulika na ugali, chaweza kulika na sima, chaweza kulika na wali, chaweza kulika pale na maharage, chaweza kulika pale na mbaazi Yani hivi ni vyakula ambazo zinaweza kulika hiki ni chakula ambacho kinaweza kulika na kitu chochote Basi mboga hizi zinaweza kupatikana katika maeneo mengi sana bora maeneo hayo yana maji mengi nayana pia fetilaiza nzuri Basi unaweza kupata mboga hizo Basi hizo ni mboga ambazo ni nzuri sana zinasaidia mwili katika kukua zinasaidia mwili katika kupona maradhi mbiombio Zinampa mtu vitamini nyingi kwenye mwili Yani unaweza kukua na mwili ambao hauna tashwishi yoyote ya kiafya Kwa hivyo mboga hizi zinamanufaa bora kwenye mwili wa binadamu mboga hizi pia zinamanufa kwenye ukuaji wa mwili wa mwanadamu Pia vizinaongeza damu, zinafanya damu iwe nzuri na iweze kutembea vyema kusafiri vyema mwilini Kwa hivyo hizi ni mboga ambazo zinasaidia sana na ni mboga ambazo ni njema sana.

Maranyingi sanaa maonyesho ya sanaa ya nafanyika kwenye maeneo ya kipekee kama vile makumbusho, majengo ya sana au hata nje katika miji. Hua na mapambo mazuri na mazingira ya nayovutia. Hizi kazi za sanaa zinajumuisha picha, sanamu, picha za video na sanaa za kisasa. Wasani huonyesha kazi zao zikionyesha mitindo na mawazo tofauti. Kwa wageni watu wengi huja kutoka kwa wapenda sanaa hadi wasanii wenyewe. Ninafasi nzuri kwa watu kuungana, kubadilisha mawazo na pia kujadili kazi za sanaa. Matukio ya sinema maranyingi kuna matukio kama vile sinema au majadiliano ya nayo ongozwa na wasanii au wakosoaji wasanaa Pia hii inatoa furusa kwa wageni kujifunza zaidi kuhusu sanaa na mchakato wa uumbaji Ununuzi watu wengi huja kununuwa kazi za sanaa na was na wasani maranyingi huweka bei kwa kazi zao Hii linaweza kusaidia wasanii kujenga mara majina yao na kupata kipato Faida za maonyesho ya sanaa ni kujifunza wageni hupata maarifa mapya kuhusu sanaa na utamaduni Kuunga mkono wasanii ni fursa pia nzuri ya kuunga mkono wasanii Kwa ndani wa kukuza sana katika jamii na pia hujenga jamii Kwa maana maonyesho haya ya nakuza uhusiano kati ya watu na kuimarisha utamaduni wa sanaa katika jamii.

Uzoefu ambo nimeupata niwa kushangaza kabisa ni uzoefu katika kazi ya sanaa. Na uzoefu wa kwanza ni kuona kazi za sanaa za kipeke. Uzoefu wa kuona kazi za wasani marufu na wa kisasa unaweza kuwa kuvutia sana. Kila kazi inahadithi yake na mara nyingi zinaweza kugusa hisia za mtazamaji. Ya pili ni muingiliano na wasani. Mara nyingi unaweza kukutana na wasani wenyewe. Kuwa na nafasi ya kujaliliana nao kuhusu mchakato wao wa ubunifu na mawazo nyuma ya kazi zao ni fursa ya kipekee. Mengine ni matukio ya moja kwa moja. Maonyesho huwa na matukio kama vile pafomansi ya moja kwa moja. Ambazo wasani wanaweza kuonyesha talanta zao Hii inaweza kuwa ya kusisimua na kuleta hisia za nguvu mengine ni mafunzo na semina kupata mafunzo kutoka kwa taalum wa sana au wasani ni furusa nzuri ya kujifunza mbinu mpya Hapa unaweza kujifunza jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali na kuelewa zaidi kuhusu mitindo tofautia ya sana mengine ni ushirikiano wa kijami kuja pamoja na wapenda sanaa wengine hutoa nafasi ya kujadili na kubadilishana mawazo Hili linaweza kuleta urafiki mpya na hata ushirikiano wa kitaaluma mengine ni mazuri ya maoni Wakati wa kutembea kwenye maonyesho, unaweza kupata maoni tofauti kuhusu kazi za sanaa Hii inaweza kukusadia kufikiria njia mpya na kuimarisha mtazamo wa sanaa Kwa nini kazi hii ni ya kushangaza? Inahisia za kina maonyesho ya sana mara nyingi huo huleta hisia mbalimbali kutoka furaha hadi huzuni na hii inafanya uzuefu wakua wakipeke Ufungua na ubunifu pia hua ni mahali ambapo ubunifu unakutana na mawazo na unaweza kuhamasishwa na kazi za wengine kujifunza pia na kukua ni moja wapo na uzoefu huu unakuza maana ya sana katika maisha yako na inakuza uelewa wa utamaduni wa jamii mbalimbali.

Yoga ni mfumo wa mazoezi na mtindo wa maisha unaotokana na india ukihusisha mwili, akili na roho. Inajumuisha mikau, mbinu za kupumua na mediteshoni. Aina za yoga ni kama hatha yoga ambayo inalenga mikau na mbinu za kupumua na inafaa kwa waanza na inajulikana kwa mazoezi rahisi. Yoga ya pili ni vinyasa yoga ambayo inaleta mabadiliko ya haraka kati ya mikau, inaleta nguvu na inaboresha umvumilivu. Haina nyingine ya yoga ni ashtanga yoga, mfumo wa mikao unaofanywa kwa mtiririko maalumu na ni ngumu zaidi na inahitaji nguvu na umakini. Bakim yoga ni pia ni aina nyingine ya yoga inayofanywa katika chumba chenye joto kubwa. Hii husaidia kuongeza uhamasishaji na mwili wa kusafisha sumu Yoga aina nyingine ni restorative yoga ambayo inalenga kupumzisha na kuimarisha mwili inatumia vifa kusaidia katika mikao. Faida za yoga ni kama kuboresha mwili kusonga songa Hapa inasaidia kuimarisha misuli na kuangeza uhamaji inapunguza mawazo mengi mbinu za kupumua na meditations husaidia kupunguza wasiwasi wa kuleta utulivu kuimarisha ustahimilivu Hii husaidia kujenga nguvu ya mwili na uvumilivu na pia inajenga uelewa wa mwili kwa kusaidia kuelewa mwili wako na hisia zako faida nyingine ni kwamba kujenga umakini inakuwa uwezo wa kuwa makini na kuzingatia sasa jinsi ya kujianza unafaa utafute darasa ili uweze kujiandikisha. Yoga ni njia nzuri ya kuboresha afya mwili na akili na inaweza kufanywa na watu wa rika zote na inatoa nafasi ya kujitafakari na kuhimarisha uhusiano kati ya mwili na akili.

Wakati wa wasiwasi, kuna hatua kadhaa ambazo unazoweza kuchukua ili kupata utulivu na kuthibiti hisia zako. Mamb hayo ya kufanya ya muhimu ni kama jambo la kwanza ni kupumua kwa kina. Fanya mazoezi ya kupumua kwa kina, pumua pole pole kupitia pua yako, shikilia kwa sekunde chache, kisha pumzika kupitia mdomo wako. Basi hii inasaidia kupunguza msukumo wa moyo na kuleta utulivu. Jambo la pili ni fanya mazoezi ya kijamii. Tembea, fanya yoga au jaribu mazoezi ya mwili. Mazoezi ya nasaidia kutolewa kwa homoni za furaha na kupunguza wasiwasi. Jambo la tatu, jitafakari au fanya meditation. Chukua dakika kadhaa kutafakari, fikiria juu ya kitu unachokifurahia au kufanya mazoezi ya kutafakari Hii inasaidia kuleta umakini na kutuliza akili Jambo lingine ni andika hisia zako, andika kile unachohisi katika jarida au karatasi kuandika huandoa mzigo wakihemko na inaweza kusaidia kuweka mambo kwenye mtazamo Jambo lingine ni tafuta msaada. Zungumza na rafiki, mwana familia au mtaalamu wa afya kuhusu hisia zako. Kueka wazi hisia zako na kupata msaada kunaweza kupunguza uzito wa wasiwasi. Jambo lingine ni jifanyie mazoezi ya kujiweka mzuri. Fanya vitu unavyo vipenda kama kusikiliza muziki kuchora au kusoma Hii inasaidia kuhamasisha akili na kuondoa mawazo mabaya Chakula pia ule chakula bora kula vyakula vinye virutubitusho kama matunda mboga na protini Chakula bora kinaweza kusaidia kuboresha hali yako ya akili na kuongeza nguvu Pia pumzika na ulale vizuri hakikisha kwamba unapata usingizi wakutosha pumziko ni mzuri ni muhimu kwa afya na akili ya mwili Kila mtu ananjia tofauti za kushugulikia wasiwasi Hivyo ni muhimu kujaribu njia mbali mbali na kuwona ni ipi inayokufa zaidi ikiwa wasiwasi unakuwa mzito au hawezi kuthibitiwa Nivyema pia kupata ama kufuata msaada wakitalumu.

Kutembea kwa miguu ni jambo nzuri sana. Kutembea kwa miguu huwezesha mtu kusisimua misuli ya miguu na kutembea kwa miguu huwezesha basi mtu kubeba mwili wake na kuhisi jinsi ambavyo mwili wake uzito wake umefika wapi. Basi kutembea kwa miguu kuchosha bali pia husaidia mwili katika mazoezi na mwili katika kukaa katika hali ambayo inafaa kutembea kwa miguu mimi sipendi kutembea kwa miguu na ndo maanake mara mingi mimi hupanda gari ili niweze kuepuka kutembea kwa migu Kwa maana kutembea kwa miguu huchosha sana. Na unapotembea kwa miguu basi unaweza kuwa na uchovu mwingi. Na unaweza shindwa kutembea tena. Uweze kuketi chini ufure miguu na ilete madhara mengi. Basi mimi sipendi kutembea kwa miguu.

Muziki ambao ninaupenda ni muziki wa aina ya kumsifu Mungu. Yani ni muziki wakikristo ama muziki ambao unasifu Mungu. Muziki huu unawaimbaji wengi, unawaimbaji hali kadhalika na waweza kuimbwa katika kwa uharaka ama kwa polepole. Na waweza pia kuimbwa katika toni ya juu ama ya chini. Muimbaji ambaye nina mpenda kabisa na ni muimbaji wa nyimbo za kumsifu Mungu Anaitua Jacqueline Medza Muimbaji huyo anaimba nyimbo za kumsifu na kumuabudu Mungu na anaimba nyimbo ambazo zinamtukuza Mungu kweli kweli mziki huu wake mimi huu usikiza maramingi asubuhi ninapoamka ili kuanza siku yangu kwa baraka na pia mchana wakati ambao sina shughuli mingi Pia navalia iafoni kwenye masikio na naweza kusikiliza muziki huo Pia wakati wa jioni ambapo na wakati napika chakula naweza kusikiza wimbo ule Nikitigizika kwenye nyumba, nikiimba imba kwenye nyumba nikiwa na furaha na ninapo sikiza muziki huu, nasikia kwamba roho imetulia, nasikia kwamba ninaamani, ninautulivu wa moyo ya kwamba hata kama nilikuwa na hasira mbeleni, hasira inapungua Kwa maana mziki huu unanipa utulivu wa akili, utulivu wa moyo na utulivu ambao unasaidia moyo kutulia utulivu ambao unasaidia fikra kufunguka Basi nyimbo hizi zinaweza kusikilizika katika mitandao yote ya intaneti Kwa hivo nyimbo hizi za kumsifu Mungu ni nyimbo ambazo ni nzuri sana na nyimbo ambazo zinaweza kumwelekeza mtu mahali pema na mtu mahali ambapo pametulia.

Katika siku za mvua, mimi huweza kujishirikisha katika shughuli kadhaa wa kadhaa. Na shughuli ya kwanza ni kama vile kupanda mimea, kupanda mbegu ambazo zitatupa chakula. Shughuli hiyo inaweza kufanywa wakati mvua inaanza ili mbegu zile ziweze kushika ardhi vizuri na ziweze kukua zikiwa mimea ambayo iko imara. Napenda mvua sana kwa maana mvua huwa na manufaa mengi. Kwanza inatupa maji ya kuhifadhi, maji ya kukuza mimea, maji ya kunywa Yaani inatupa baraka, mvua ni baraka inakuza miti na siku iliyonifurahisha zaidi wakati kulinyesha ilikuwa siku ambayo tulikuwa tukicheza mpira wa kandanda Mvua ikaanza kunyesha na pale tukaweza kufurahia kwa maana kulikuwa na ule ugumu wa kucheza na hata kama kulikuwa na ugumu, sisi wote tuliweza kufurahia kwa pamoja. Tuliweza kucheza kwa urahisi, tuliweza kucheza bila mtu kuumia. Na mvua ikinyesha bado kulikuwa na ule msisimuko wa mwili. Yaani mwili ulikuwa unasikia ya kwamba umepapasika vizuri na ninaposikia sauti ya mvua kwenye mabati ya nyumba nasikia kwamba akili imetulia ya kwamba akili inafaa kuwa mawazo yanafaa kuwa yametulia ya kwamba mtu anafaa kuwa ametuliza hata mwili amejilaza pale kitandani amejifunikia gubi gubi na kusikiza matone ya mvua yanapoanguka kwenye mabati na mvua hubadilisha mipango ya watu sana Mvua ikinyesha na ulikuwa umeamua ya kwamba unavaa nguo nyeupe basi inabidi umebadilisha kwa maana hiyo nguo ikipata tope halitaweza kutoka kwenye nguo ile. Kwa hivyo mvua pia ina ina changamoto zake Lakini changamoto zake ni kiasi kulingana ama ukilinganisha na faida zake.

Kwa uwazi na kwa ufasaha, unavyo faa ripoti inafaa kuandikwa vizuri na ripoti nzuri siyo tu orotha ya matukio bali ni zana ya mawasiliano inayoonyesha ulichofanya, ulivyo ifanya na matokeo ya liyopatikana. Ya kwanza ni hatua ya mwanzo ni maandalizi. Kabla hujaweka kalamu kwa karatasi lazima uelewe muhusika wote. Lenga muhusika unaandika kwa nani je ni menedja, mteja au mkufunzi, luha utakayo itumia itategemea kwa nani unandika. Lapili ni lengo la reporti unaandika ili kuwasilisha maoni, kuomba ithini au kuonyesha matokeo na ukusanyaji wa data pia hakikisha unatakwimu, mahesabu na ushahidi wote unaohitaji usianze kuandika mambo yako. La pili ni muundo wa ripoti ripoti fasaha inapaswa kuwa na sehemu kuu zifuatazo kwa mpangilio huu ya kwanza ni ukurasa wa mwanzo Hapa uweke vitu muhimu vya haraka kama jina la ripoti jina lako, jina la taasisi au kampuni na tarehe ya kuwasilisha ya pili ni mkutasari huu ni ukurasa muhimu zaidi wa masoma, wasio na wakati mwingi andika muktasari mfupi wa yote ilio kwenye ripoti lenga kumwambia msomi nini, kwa nini na jinsi gani ndani ya dakika chache andika hii mwisho baada ya kumaliza ripoti yote lingine ni mwanzo wa maandishi pale pale kwenye maandishi unaandika kusudio, eleza muktatha wa kazi mada hii ilianza wapi Lapili niueleze sababu kwa nini kazi hii ilifanywa ni ombi la nani na la tatu dhimbinu jinsi ulivyopata data mingine ni kina cha maandishi Yaani mwili huu ndio mwili wa ripoti na pale unaweka data ya wazi unaonyesha ulichopata Unatumia michoro na jeduali picha na chati zinasaidia kueleza katika kuliko maneno mia Eleza mantiki pia hakikisha mawazo ya nafuatana Usitupe habari ovyo ovyo Pia, uchambuzi na mjadala. Usiandike data tu, bali eleza maana ya data hiyo. Jee, matokeo ya naonesha nini kuhusu lengolako? Linganisha na matokeo ya awali au taratibu zilizopo. Na mwisho pale, kuna hitimisho pia. Hapa ndipo unapotaja kile ambacho umefikiria kulingana na ushahidi ulioupata Epuka kuleta mawazo mapya hitimisho ni muktasari wakitu ambacho tayari umeshagusia kwenye mwili waripoti na pia kuna mapendekezo mapendekezo pale ni kulingana na hitimisho nini cha kufanywa sasa hivi mapendekezo yawe kitendo Badala ya kusema serikali ifanya kazi sema serikali ijenge shule tatu wilayani hapo kifika mwaka flani na mwisho ni viambatisho marejeo. Marejeo orotha ya vyanzo olivyo vitumia. Pia mbinu za kuandika kuna kadhaa, kuna lagu ya rahisi, wakati wakitenzi na ukakamuvu. Na mwisho pia kwa ufupi riporti nzuri inajibu maswali nini, kwa nini, jinsi gani, na kisha nini.

Hali ya hewa niipendayo ni hali ambayo wakati hewa imetulia, wakati kuna upepo ambao mtu anaweza kubarizi nao pale baharini. Hewa inawezakuwa tofauti, kunaweza kuwa na mawingu, kunaweza kuwa na baridi, kunaweza kuwa na upepo wenye baridi, na kunaweza kuwa pia kumetulia tisti kabisa, yaani kumetulia na hakuna kelele yoyote, hakuna upepo. Hali hii ya hewa ambayo ninaipenda ya upepo inaweza kusaidia wakati mtu amebarizi pale baharini na kunajua kali upepo unasaidia kutuliza mwili, kupoza mwili na pia upepo unaweza kusaidia wakati wa kukausha nguo Wakati mtu amezianika nguo zake, amezisafisha nguo zake na kuzianika pale kwenye kamba mtu anaweza kuanika nguo pale na upepo ukija unasaidia nguo zile kukauka Kwa hivyo hali hiyo ya hewa ni hali nzuri sana ambayo inaweza kusaidia mtu kutulia inaweza mtu inaweza kumsaidia mtu hata Hii ni hali nzuri ya kucheza mchezo kama ya mipira ama kukimbia Kwa maana hewa ni mingi hewa ni nakupiga vizuri na upepo unakupiga vyema kwa kuwa uko na upepo mwingi.

Jukumu ninalopenda kabisa katika kazi yangu ambayo ninaifanya ni jukumu la kupika. Kupika ni jukumu ambalo watu hawalipendi sana kwa kuwa watu hawafahamu kupika vizuri. Lakini kupika ni jambo ambalo ni la dharura sana katika maisha ya mtu kwani mtu hawezi kuishi bila chakula. Jukumu hili ninalipenda kwa maana mimi napenda kupika na nanakipenda chakula na ninapenda kujaribu kupika vyakula vya aina tofauti mara kwa mara Kwa hivyo jukumu hili ninalifanya kama mtu ambaye anapenda kufanya kazi hiyo na kama mtu ambaye amejitolea kama mtu ambaye anamaono mengi kuhusu kazi hiyo Jukumu hili linanisaidia pia kukuza talanta yangu ambayo ni yakupika linanisaidia pia kujua kupika vifaa vingine maaluma ambavyo vita nisaidia pale mbeleni napopata kazi ingine ya kupika Jukumu hili pale kazini linanifanya pia kutangamana na watu wengine Kwa maana watu wanafurahia kitu na ambacho na kitengeneza chakula ambacho na kipika Kwa maana ni kichakula kitamu Kwa hivyo ninaweza kutangamana na watu na kujuana na watu wengi ambao wananipa pia kazi katika manyumba yao ya kuwapikia wakati wako na hafla ama sherehe wananiita ili naweza kuwapikia chakula kama hicho. Kwa hivo jukumu hili ambalo watu hawalichukulii kwa ukubwa ama ambalo watu hawalichukulii kwa ufasaha zaidi ni jukumu ambalo ni nzuri zaidi pia kwa maana linakusaidia pia kukua na ni jukumu ambalo siyo kila mtu ambaye analitaka analifanya Kwa maana ni lazima upitie mafunzo ama uwe na talanta ndiposa uweze kupiga ama kufanya jukumu hili Jukumu hili linaweza kufanya na mtu yoyote ilhali ni lazima aweze kukuwa anataka kulifanya ama amejitolea mahanga ili aweze kulifanya.

Kufuga ndege nyumbani huja na faida nyingi na za kipekee zinazoweza kuboresha maisha ya kila siku na hata uchumi wa familia. Hapa kuna maelezo ya faida hizo kwa lugha nyepesi na rahisi ya kuelewa. Kwanza chanzo chenye uhakika cha chakula na lishe bora. Hili ndio lao la kwanza kwa kila mfugaji. Mayai na nyama kutoka kwa ndege anazofuga mwenyewe huwa na lishebora zaidi kuliko ya sokoni. Mayai ya ndege wa kienyeji huwa na madini mengi na rangi ya njano yake inayonyesha ina virubutisho vingi ikilinganishwa na mayai ya kiwandani usalama wa chakula pia ukiwa mfugaji unajua kila kitu kinachowahi kwenye tumia la ndege lako Unaweza kuepusha na madhara na uwape dawa na lishe bora na pili ni punguzo la gharama za uhai. Kufuga ndege, nyumbani ni njia rahisi ya kupunguza matumizi ya nyumbani. Badala ya kununua mayai au kuku soko kila siku, ndege zako zinakukinga na gharama hizo. Wakati wa shida au uchumi kuwa mgumu, nyumba iliyo ya ndege wa kufugia haikutwi na njaa kwa sababu chakula kipo karibu. La tatu ni chanzo cha mapato mfugaji hauwi tu kwa chakula bali unaweza kuwa biashara ndogo inayolipa uuzaji wa mayai ndani ya majiji unapata kuna muuzaji wa mayai na muuzaji wa ndege pia la nne ni ufugaji unaohitaji mfumo mdogo na wa mitaji tofauti ya ufugaji wa kawaida unaohitaji pesa nyingi kwanzisha ufugaji wa nyumbani unaweza kuanzishwa kwa ndege wachache Unaweza anza na ndege watatu kuendelea kuongea na kuongeza wengine wakizaa ama kuaga mayai mbolea na uvuvi pia faida hii mara nyingi huonekana lakini ni muhimu sana kwa wakulima burudani pia na afya ya akili kwa wanao na waishi mijini kuwa na ndege kunatoa furaha na utulivu kwa akili.

Sifa ambayo ni muhimu kabisa kwa kiongozi ni sifa ambayo ya kuweza kuwasikiliza walio mchagua. Kiongozi huchaguliwa na watu ili aweze kupeana sera zao ama mahitaji yao katika kiwangwo cha juu. Kwa hivo kiongozi anafaa kuwa anaweza kuwasikiza na ambao wamemchagua ili aweza kutatua shida zao ili aweza kujua mahitaji yao na ili aweze kujua mambo ambayo ya natakikana kufanywa ili kueza kutekeleza wajibu na ambao aliochaguliwa aufanye na ambao walimchagua. Sifa hii ya kiongozi anafaa kuwa pia mvumilivu, anafaa kuwa pia mwenye hekima, kwa maana anafaa kuwa kutenga mambo ambayo yana umuhimu, ambayo ya naendeleza gatuzi, alizo chaguliwa nalo na ambalo linamwezesha kukuwa pia kukuza jina lake ama kukuza kazi ambayo anaifanya ili walio mchagua waweze kumchagua kwa wakati mwingine ujao na kwa wakati mwingine muafaka Kwa hivyo, anafaa kuwa pia na kuweza kutatua mashida ambayo yanatokoana na mizozo ya watu ambayo watu wanakosana, hivyo ovyo ovyo anaweza kuwa na hekima na anaweza kuwa, anafaa kuwa anaweza kutatua mashida hayo ili kuweza kuimarisha mahali ambapo amechaguliwa aongoze.

Kipaumbele cha mawasiliano kazini ni kufika maendeleo na mafanikio ama kufikia maendeleo na mafanikio ya pamoja kupitia mfumo wa kazi ama mfumo wazi wa habari. Na ili tuelewe vizuri kuna kipande cha kwanini, kwanini na jinsi gani. Kipaumbele kuu ni ufahamu wapamoja. Kazini watu wanaweza kuwa na vipaji vizuri lakini bila mawasiliano hawawezi kusaidiana. Kipaumbele cha mawasiliano ni kuhakikisha kila mtu anajua nini kinachotarajiwa kwake. Lengo kuu la kampuni ni nini na kazi yake inavyoungana na kazi ya mtu mwingine. Maana mawasiliano ni mafuta ya nayolinda injini ya kazi isikuwame. Bila mafuta sehemu zinaguzana na kuvunjika. Lapili ni ufanisi wa kazi. Kwa mawasiliano mazuri, kazi inakuenda haraka na salama. Kazi hupunguza makosa wakati maelezo ya nayotolewa wazi na kuhakikiwa. Uwezekano wakufanya kosa unapungua sana. Ku okoa muda pia badala ya kufanya kitu kwa namna mbalimbali au kurudia kazi mawasiliano ya naeleza mara moja hapa ndilo njia sahihi. Jambo la tatu ni kujenga la uaminifu na mahusiano changa. Kiongozi anayaeleza wazi wanachotaka na kusikiliza maoni ya wafanya kazi huunda heshima. Wafanya kazi wanazungumza kwa uwazi na kuwajibika wanajenga uaminifu. Ukibuni uaminifu mgongano ukijitokeza, unatatuliwa kwa kirahisi kwa sababu watu hawachukui maneno bali wanaelewa nia moja. Ushupavu pia, mawasiliano siyo kutoa ambri bali ni kusikiliza. Kipaumbele kwa ni kuhakikisha kunanjia ya kuruhusu wafanyakazi kutoa mawazo bila uoga. Mawazo mapya hayawezi kutokea ikiwa mtu hataki kuzungumza au anaogopa kuongea. Mawasiliano mazuri yanaachia na fasi kwa ubunifu. Kupambana pia na changamoto ni jambo lingine na kazini akija bila kazi haina haiwezi kosa changamoto. Utatuzi wa changamoto unatatuliwa kwa mawasiliano na kuweza kuelewana mahali shida inapo tokea. Kwa hivyo kipaumbele cha haya ni unaweza kukuwa na maisha mazuri wakati unaweza kukuwa na mawasiliano mazuri katika kazi.

Jambo la kwanza ni usafishaji wa mazao na upunguzaji wa taka. Hili ni jambo la kwanza na la msingi kabisa. Tupia taka mahali pasi. Jinsi gani? Weka takataka zako katika mifuko ya faa na uzitishe ama uziweke mahali pasipo kuvurumisha mitaa. Tenganya takataka. Jaribu kutenga takataka zinazooza na zisizooza. Takataka zinazooza zinawekwa kutumika kama mbolea badala ya kuandaa uchafu mazingirani. Epuka uchafu mazingirani kwa kutomwaga maji machafu au mafuta barabarani au mitoni la pili ni matumizi busara wa nishati na maji asili inatupatia riziki lakini hatupaswi kuzidharau zima vyanzo vya nishati. Ukiondoka chumbani, zima taa na vifaa vya umeme visivyo tumika. Matumizi ya umeme yanaadhiri mazingira kupitia utoaji hewa viwandani hifadhi maji, usitumie maji kama havipo Funga bomba la maji unaposafisha au kusafisha meno maji ni uhai na ukiosha maji unawaadhiri uhai na viumbe Ukichafua maji unahadhiri viumbe wengine na mimea. Kubadilisha pia njia za usafiri ni jambo la tatu. Tumia usafiri wa umma, badala ya kila mtu kuwa na gari lake na kuziba barabara jaribu kutumia daladala mabasi au pia gari moshi. Huu hupunguza moshi wa gari unaohathika ozoni unaoharibu ozoni na hewa tunayopumua la nne ni matumizi ya kupunguza na kutumia tena vitu na kutengeneza upya. Nunua kitu unachokihitaji usinunue vitu vya plastiki vizuri sana utakavyovitupa baadaye tu punguza matumizi ya plastiki na begi za plastiki kutumia tena. Kitu kinachoweza kutumika tena usikitupe, chombo cha plastiki cha maji kinaweza kutumika tena, karatasi inaweza kutumika upande wa pili na jambo lingine nitengeneza upya. Vitu vya chuma karatasi na plastiki vingi vinaweza kutumika kutengeneza vitu vipya badala ya kutumia rasili mali mpya. Jambo lingine ni upandaji na ulinzi wa miti Tunafaa kupanda miti kwa maana miti huleta hewa safi na hufai kukata miti kwa maana utaharibu mazingira Jambo lingine ni kwamba tunafaa kulinda viumbe vinavyoishi majini. Usiue viumbe ambavyo viko majini. Na jambo la mwisho ni kueneza ujuzi. Usikae kimya ukiwaona watu wakiharibu mazingira. Wapelekee elimu, eleza watoto wadogo waache na kuharibu miti na jinsi za kuzingatia mazingira. Kulinda mazingira si jukumu la serikali pekee wala la mashirika makubwa ni jukumu la mtu binafsi. Kama kila mmoja andafanya hili dogo litatutaidia katika kuhifadhi mazingira yetu.

Kwenye wikendi mimi huweza kujishughulisha na mambo kadhalika kadhalika ili kueza kutimiza malengo yangu ya wiki Jumamosi mimi huweza kwanza kuenda asubuhi na mapema kucheza mpira wakandanda pale uwanjani na hivi na furahia kwamba nasisimua misuli yangu na nausaidia mwili wangu kwa kukua kila siku shughuli nyingine nikitoka hapo narudi pale nyumbani, ili naweza kufanya usafi katika nyumba navyosha vyombo, naosha nyumba, napiga deki, nafua nguo, naweza kubadilisha pia hata zile kateni zangu, zile pazia zangu, na ili naweza kuzifua na kubadilisha kueka zingine safi. Baada ya hayo ninaweza kukula chakula ambacho nimejipikia mimi mwenyewe nakikula kwa furaha ribo ribo. Baada ya hayo naeza pumzika ni kijiangalilia michezo ya uingereza ya mipira ya kandanda mambo ingine ambayo nafanya katika siku ya jumapili ni kama kuamka asubuhi na mapema kuelekea kanisani kumuabudu mungu Kwa maana mimi natumika katika kanisa ambapo mimi hushiriki Baada ya hayo naezaenda kuungana na marafiki zangu ili tuende tule pamoja. Tushiriki pamoja, tucheke kwa pamoja Yaani tukumbushane mambo ya kale ambayo yanatufanya kufurahia kwa umoja na baada ya hayo mtu anarudi kwake nyumbani ili aweze kujipanga na kujiandaa mambo ambayo yanayofuatia wiki ijayo na mambo ambayo yatamsaidia katika mambo ya kawaida katika wiki ijao Basi hiyo ndiyo wikendi yangu na hizo ndizo shughuli ambazo mimi huzifanya wakati wangu wa wikendi. Hizo ni siku za jumamosi na jumapili na unafaa kupumzika siku ya mwisho ili uweze kuanza wiki yako vyema Ukiwa umepumzika na ukiwa uko buheri wa afya.